Filamu ambayo ninayoipenda zaidi ni zile filamu ambazo u zaku kutafuta muhusika mkuu katika jambo ambalo limetendeka kwa mfano katika wizi au katika uuaji. Filamu kama hizi zinanivutia kwa sababu zinanipa ule moyo wa kutaka kuendelea kutizama ili kupata ni nani haswa aliyefanya kitendo ambacho kimefanyika. Na pia si hiyo tu kutimiza ndoto yangu ya kujua aliyekifanya kitendo hiko, lakini pia inaniongezea ubunifu ili niweze fanya kazi yangu vyema ya kila siku. Mara ya kwanza nilipoona filamu kama hiyo ilikuwa si kwa kweli mara kwanza haikuwa kwa kutizama. Nilipoona filamu ya ujasusi ilikuwa katika kusoma kitabu. Kisha baadae nikaona kitabu hicho kina filamu, nikaitafuta na nikaitazama na niliipenda sana. Ndipo nikaanza kutizama filamu ambazo ni za ujasusi na haswa zile za watu weusi.

Mchezaji wa mchezo ambaye ninapenda anaitwa Mbappe. Huwa napenda mbappe kwa sababu ya taaluma yake katika kucheza mchezo wa mpira wa mguu. Huwa anacheza soka kwa ubunifu zaidi na kwa njia ambayo inayovutia. Si tu kwa taaluma yake katika kucheza soka lakini pia jinsi ambavyo anahusiana na wenzake katika timu yake ya mpira. Mchezaji huyu huwa ana ustadi zaidi katika soka na pia huwa ninafurahishwa sana na jinsi ambavyo ye husherekea wakati ambapo amehitimu goli au wakati ambapo wenzake wanapomshangilia. Pia ninapenda ustaarabu wake na jinsi ambavyo anaishi maisha yake. Si ya faraga sana lakini pia siyo ya wazi sana. Kwa hivo huyo ndio mchezaji ambaye mimi napenda sana.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale ya nayolenga ujuzi wa vitendo, mawasiliano, namna ya kufikiri badala ya natharia peke. Kwanza, mafunzo ya mawasiliano kazini yamekua muhimu sana. Mafunzo haya ufundisha jinsi ya kuwasiliana kwa huazi, kusikiliza kwa makini, kuandika barua pepe ambazo nizaki kazi na kushirikiana vizuri na watu wenye mitazamo tofauti. Tofauti kazini ujuzi huu umenisaidia kufanya kazi kwa ufanisi katika timu na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Pia, mafunzo ya usimamizi wa muda na kupanga kazi yamenisaidia sana. Kujifunza jinsi ya kueka vipa umbele, kugawa kazi kwa muda unaofaa na kutimiza malengo kwa wakati, upunguza msongo mawazo na uongeza tija kazini.

Mimi huwa napenda harufu laini na ya kutuliza. Hii ni harufu ambayo inanipa hisia ya usafi, utulivu na faraja. Harufu kama ya maua mepesi, maua ya vanilla au ya lavender, inanifanya nijisikie nipo huru na mwenye amani sana. Sipendi harufu kali sana au nzito. Napendelea ile inayobaki taratibu na isiyochosha pua. Pia napenda harufu za asili. Kama mvua inapoanguka juu ya udongo mkavu, nyasi mbichi au upepo wa asubuhi. Harufu hizi huwa zinanikumbusha mazingira ambayo ni ya asili na inanipa furaha ya ndani. Harufu ninayoipenda kwa kijumla ni ile inayochanganya kuleta utulivu hali ya usafi na ukaribu na mazingira ya asili. Na hizi harufu huwa hunifanya nijisikie vizuri kwa muda wote.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni hasa kwa sababu kuna urahisi na uokoaji wa mda. Kununua mtandaoni kuna nipa nafasi ya kulinganisha bidhaa na bei kwa urahisi bila kuhama sehemu moja hadi nyingine. Pia ninaweza kusoma maelezo ya bidhaa, kuona maoni ya wateja wengine na kufanya uamuzi nikiwa na taarifa ya kutosha. Hii inanisaidia kuepuka ununuzi wapupa. Pia, ninaweza ununuzi wa mitandaoni kwa sababu ni rahisi na ni wa haraka. Naweza kununua kitu wakati wowote, iwe ni mchana au usiku. Bila ya kujali ni umbali, ninanunua kutoka umbali upi au msongamano wa watu katika mahali pale pa kununua bidhaa hizo. Kwa watu wenye ratiba nyingi, kama mimi, hili ni faida kubwa kwa sababu inanifanya niendelee na ratiba yangu na bado ninaweza kununua bidhaa.

Kupunguza matumizi ya plastiki ni jambo linalolipa uzito kwa kufanya mabadiliko madogo lakini ya kudumu katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza, mimi huwa najitahidi kutumia vitu ambavyo vinaweza kutumika tena badala ya plastiki za matumizi ya mara moja. Kwa mfano, mimi hutumia chupa ya maji inayojazwa tena, vikapu au mifuko ya vitambaa badala ya mifuko ya plastiki ninapoenda sokoni. Halafu vyombo vya chakula vya kudumu badala ya kutumia vyombo vya chakula ambavyo ni plastiki na baada ya kuvitumia vinatupwa. Mimi huwa nachagua kwa makini bidhaa ninazonunua. Napendelea bidhaa zilizo na vifungashio vichache au vinavyoweza kurejelewa. Na inapowezekana mimi hununua bidhaa kwa wingi ili kupunguza vifungashio vingi vya plastiki. Pia mimi huepuka bidhaa kama vijiko na sahani za plastiki zisizo za lazima.

Huwa siweki pichazangu mtandaoni mara kwa mara na nikifanya hivyo huwa naziweka kwa ongalifu mkubwa. Ninazingatia sana faraga na usalama kwa sababu hii nachagua kushiriki picha chache kila ninapotumia mtandao hasaa zile zisizoonyesha taarifa binafsi au mazingira nyeti. Napendelea picha zenye maana kama kumbukumbu ya tukio maalumu, kazi nilioifanya, au picha inaewasilisha ujumbe chanya badala ya kueka kila kitu kinachotokea maishani mwangu. Pia huwa najiuliza maswali mingi kabla ya kupakia picha je. Hii picha ni muhimu kushirikiwa tabaki vipi mtandaoni kwa muda mrefu. Inaweza kutafisiliwaje na watu tofauti. Maswali kama haya ndio ambayo najiuliza kabla ya kufanya uwamuzi. Kwa busara wa kueka picha zangu katika kwenye mtandao.

Naam napenda kukimbia hasa kwa sababu kuna faida nyingi sana nizipatazo kimwili na kiakili. Kukimbia kuna nisaidia kuimarisha afya yangu ya mwili kama kuboresha mzunguko wa damu, kuimarisha moyo na kuongeza stamina katika mwili. Baada ya kukimbia mwili wangu huwa nauisi ni kama umekua mwepesi na ule mwenye nguvu zaidi. Pia ni njia nzuri ya kuthibiti uzito na kubaki mwenye afya. Kwa upande wa akili, kukimbia kuna nipa utulivu wa mawazo. Wakati wa kukimbia, asa nje masaa ya asubui au jioni na pata nafasi ya kupumua vizuri, kufikiria kwa utulivu au hata kusikiliza muziki unaunitia hamasa. Kukimbia huku kuna nipunguzia msongo wa mawazo na unaniboresha hadhi ya moyo.

Sera ya kampuni ambayo mimi hua naiona muhimu sana, ni sera ya maadili na mwenendo wa kazi. Sera hii ni muhimu kwa sababu inaweka wazi misingi ya tabia, uadilifu na uwajibikaji. Kwa wafanya kazi wote, katika pahali pa kazi, bila kujali nafasi zao. Inasaidia kila mtu kuelewa kinachokubalika na kisichokubalika kazini. Kama vile uaminifu, kuheshimiana, kuepuka rushwa na matumizi sahihi ya rasilimali za kampuni. Pia, sera ya madili inalinda haki na usalama wa wafanya kazi. Kwa kuweka taratibu za kushughulikia migogoro, unyanyasaji au ubaguzi, wafanya kazi wanapujua kuna mwongozo na haki inalindwa, inajenga imani kwa kampuni na kufanya kazi kwa kujiamini zaidi.

Huwa ninatumia simu yangu kwa uwiano na malengo maalum. Sikwa matumizi ya kupita kiasi. Bali, kimsingi, simu inanisaidia kuwasiliana, kupata tarifa na kupanga shuguli za kila siku. Huwa ni naitumia kupiga simu, kutuma ujumbe, baruapepe na kuwasiliana kupitia mitandao ya kijami wa kiasi ambacho kinafaa. Ni natumia simu kama chombo cha kujifunza na kazi, kusoma makala, kufuatilia habari, kutumia programu za kazi au hata kujifunza ujuzi mpya mtandaoni. Wakati huu ni najitahidi kuitumia kwa makusudi ili isichukwe mda wangu wote. Kwa upande wa burudani, mimi huwannatumia simu kwa kiasi. Kama kusikiliza mziki, kutazama video chache au kupumzika baada ya kazi. Atahivyo, ninaweka mipaka ili isiharibu muda wa kazi, familia au mapumziko.

Mandhari mazuri ambayo nimevutiwa nayo zaidi kwa kulinganisha na mengine ni yale anayochanganya uzuri wa asili, utulivu na hisia ya ajabu. Moja ni kama mandhari ya machweo ya jua yanapotua. Jua linaputua taratibu, anga likibadilika rangi kutoka machungwa waridi hadi zambarau. Mwanga wa jua unapunguza mawingu au maji ya bahari, inaleta taswira ya kuvutia sana, inanifanya nitulie na kuanza kutafakari. Mandhari mengine mazuri ni milima na milima vya kijani. Hasa asubuhi kunapokuwa na ukungu mwepesi, na ninapoona miti, nyasi na upepo unayumbisha majani. Inaleta hisia ya ukaribu na asili na hewa safi inayo burudisha.

Mimi huwa sihifadhi data yangu katika mahali moja maalumu. Huwa natumia mchanganyiko wa njia salama kama hifadhi ya ndani ya kifaa, kama simu au kwenye kompyuta na hifadhi ya mtandaoni almaarufu kama cloud. Hii ni kwa ajili ya nyaraka muhimu. Data muhimu hulindwa kwa nywila na hatua za usalama. Na hua ninahakikisha kuwa na cheleza ama kwa lugha ya kizungu ni ku back up taarifa muhimu ili zisipotee endapo kifaa kitapata tatizo. Pia, huwa nachagua kwa makini, ni taarifa gani ambayo ninaweka katika mtandao. Hasa mtandao wa jamii na ni ipi ninabaki nayo binafsi. Hii ni kulinda faragha na usalama wa data yangu.

Kwangu utaratibu wa jioni, inapo wadia ni naanza kwa kupunguza kasi ya shuguli za mchana, ninajianda kupumzika. Maranyingi hua naanza kwa kupumua kwa utulivu au kujituliza kidogo halafu bada ya hapo na shugulikia mambo madogo ya liobaki kama kupanga kesho au kumaliza kazi nye pesi ambayo uenda ni mebaki na ayo. Badae natenga muda wakula chakula cha jioni lakini mara nyingi katika mazingira ya utulivu ni kijitahidi kula pole pole na kufuraia muda uo. Baada ya chakula napendelea kuoga au kujisafisha. Hili ni jambo ambalo linalo nisaidia kuachilea uchovu wa siku nzima. Kabla ya kulala, natumia mda mfupi, kusoma, kusikiliza mziki laini, au wakati mwingine, ninatafakari. Hii ni kuzuia kutumia simu kwa mda mrefu. Inanisaidia kutuliza akili na kujianda kwa usingizi mzuri.

Ndiyo, mimi hufuatilia matukio ya kitaifa, lakini huwa nafanya hivyo kwa uangalifu na kwa kuchagua vianzo vinavyoaminika. Mimi huwa napata taarifa kupitia habari rasmi, vyombo vya habari vinavyo aminika na taarifa za serikali. Ili kuelewa kinachoendelea nchini katika nyanja kama siasa, uchumi, elimu, afya na maswala ya kijami. Kufuatilia matukio ya kitaifa yananisaidia kuwa na uelewa mpana wa mazingira ya nchi na kufanya uamuzi wenye taarifa sahihi. Hata hivyo mimi hujitahidi kutozama kupita kiasi hasa pale habari zinapokuwa nzito au zenye msongo wa mawazo. Badala yake, mimi huwa nachagua kufuatilia kwa kiasi, kuchambua taarifa kwa makini na kuepuka uvumi. Kiujumla nafuatilia matukio ya kitaifa kwa lengo la kujielimisha kuwajibika kama raia na kubaki na uwiano.

Ninapenda mambo kadhaa kuhusu mtaa wangu ambayo yananifanya nijisikie nyumbani na nijisikie niko huru. Kwanza, napenda utulivu na hali ya usalama iliyoko katika mtaa wangu. Mtaa wangu pia una mazingira ya amani. Watu hawana kelele kupita kiasi na hilo hunipa nafasi ya kupumzika vizuri baada ya shughuli za siku na pia siku ya wikendi. Pia, napenda ushirikiano wa watu. Wakazi wengi wanafahamiana, wao husalimiana, na wapo tayari kusaidiana inapobidi. Hali hii inajenga hisia ya umoja na ukaribu wa kijamii. Napenda urahisi wa huduma upatikanao katika mtaa wangu. Karibu na mtaa, kuna maduka madogo, kuna soko, na pia kuna huduma muhimu kama usafiri, ambao yote haya ni mambo yanayorahisisha maisha yangu ya kila siku bila kusafiri mbali.

Kila jioni kabla ya kulala hua ninafanya mambo yanayosaidia kutuliza mwili na akili illi nipate usingizi mzuri. Ninajitahidi kupunguza matumizi ya simu au vifaa vya elektroniki. Hasa dakika za mwisho kabla ya kulala. Badala ya kutumia vifaa hivi, huwa nachagua kufanya jambo tulivu kama vile kusoma kidogo, kusikiliza muziki laini au kutafakari kwa kimia. Baadaye, huwa naandaa mwili kwa usingizi wa kujipanga na kujisafisha. Hili ni jambo ambalo lianipa hisia ya usafi na utulivu. Wakati mwingine, huwa natumia dakika chache kuwaza kuhusu siku ambayo imeisha vile ambavyo ilikuwa, kutambua mambo niliofanyikiwa na kujifunza kutokana na changamoto zilizonikumba kwa siku.

Huwa napendelea chakula chenye ladha ya wastani ambayo imejaa utajiri wa viungo ambavyo si kali kupita kiasi wala ladha iyo na kupoteza ladha asili ya chakula hicho. Ninavutiwa zaidi na ladha ya chumvi laini ambayo imechanganyika na viungo vya asili. Viungo hivi ni kama vile tangawizi, kitunguu saumu, pilipili hoho, au viungo vya kienyeji vinavyotoa harufu nzuri bila kuwasha sana. Ladha hizi huwa zinafanya chakula kiwe na mvuto na kina bila kuchosha ulimi. Pia napenda mguso wa ladha tamu kidogo au siki nyepesi. Hasa inapochanganywa vizuri na ladha kuu ya chakula mchanganyiko huu unaleta uwiano mzuri na kufanya chakula kifurahishe zaidi. Ninapendelea chakula chenye uwiano wa ladha, harufu nzuri na utamu wa asili. Hiki chakula kinanifurahisha bila kuwa kikali au kizito kupita kiasi.

Ndiyo, mimi napenda kucheza na watoto. Hii ni kwa sababu inaniletea furaha, urahisi wa moyo na ubunifu. Kucheza na watoto kunanifanya nijisikie huru na mwenye tabasamu. Kwa sababu, watoto mara nyingi wanaroho safi, mawazo mapana na furaha ya asili. Wakiwa wanacheza, wanaonyesha ubunifu, maswali ya kuvutia na mtazamo wa kipekee wa maisha unaokumbusha mtu kufurahia mambo madogo. Pia, kucheza na watoto ni njia nzuri ya kujenga ukaribu na kuwasaidia kujifunza kupitia mchezo. Iwe ni mchezo ya kuigiza, kuchora, kukimbia au mchezo ya kufikirisha. Kupitia kucheza, watoto hujifunza kujiamini, kushirikiana na kueleza hisia zao. Kijumla, napenda kucheza na watoto na sababu ni kuwa kuna changanya furaha, kujifunza na pia upendo. Na huleta mwanga mzuri katika siku ya mtu na hata wiki.

Napendelea kufanya kazi na wengine lakini na thamini sana kufanya kazi peke yangu. Kulingana na aina ya kazi ambayo nimepewa. Kufanya kazi na wengine kuna nipa fursa ya kubadilishana mawazo, kujifunza mitazamo tofauti na kupata suluhisho bora. Kazi za pamoja zinaongeza ubunifu, zinaimarisha mawasiliano na mara nyingi zinaleta matokeo mazuri kwa sababu kila mtu analeta ujuzi wake. Hata hivyo, kwa kazi zinazohitaji umakini mkubwa, mipango ya kina au tafakari huwa ninapendelea kuzifanya kazi hizo peke yangu. Hii inanisaidia kuzingatia kwa undani bila usumbufu na kukamilisha kazi hiyo kwa ufanisi mkubwa. Ninapenda kufanya kazi na wengine na huwa napendelea mchanganyiko wa kazi ya pamoja na ya mtu binafsi kwa sababu zote zina faida zake na kuimarisha na kuikamilishana vizuri.

Ndio, napenda mvua hasa inaponyesha kwa utulivu. Mvua inanipa hisia ya utulivu na upya. Sauti ya matone ya mvua yanapogonga ardhi au paa inatuliza akili na inapunguza msongo wa mawazo. Harufu ya udongo baada ya mvua pia inavutia sana kwa sababu inaashiria uhai na mwanzo mpya. Pia mvua kwa sababu huifanya mazingira yanayonikusanya hapa yawe kijani na yenye uhai, inaleta baridi, inaburudisha na inapea mimea na wanyama uhai. Wakati wa mvua mara nyingi napenda kukaa ndani ya nyumba kunywa kinywaji cha moto na kupumzika. Pia wakati huu, huwa ninavalia mavazi ambayo yanaleta joto na ambayo yananikinga dhidi ya baridi ambayo inaweza kusababisha magonjwa yatokanayo na kujiwachilia kwa baridi.

Ninaposherehekea siku yangu ya kuzaliwa, uwa ninapendelea kufanya hivyo kwa njia tulivu na yenye maana. Huwa nazingatia zaidi shukrani na ukaribu kuliko sherehe kubwa. Kwanza, huwa natumia mda kutafakari safari ya maisha. Ninashukuru kwa uhai, afya na hatua nilizopiga katika mwaka uliopita. Kati mwingine, huwa ninaanza siku kwa sala, tafakari, au kujiambia maneno chanya. Hii ni kukaribisha siku hiyo kwa amani ya moyo. Badae, huwa najitahidi kusherekea na watu wa karibu kama vile familia au marafiki wa chache. Inaweza kuwa chakula kwa pamoja, kukutana mahali penye tulivu, au kufanya shuguli ambayo mimi ninapenda. Inaweza pia sipendelei kelele nyingi, uwa na pendelea mazingira ya urafiki, mazungumzo ya maana na kuwa na kicheko cha kweli.

Harufu ni nayoipenda zaidi ni harufu ya asili ambayo inautulivu na yenye kumbu kumbu nzuri. Napendezwa sana na harufu ya udongo baada ya mvua kunyesha. Kwa sababu, inanipa hisia ya uhai, upia na utulivu wa moyo. Halafu, harufu hii inanikumbusha mazingira ya asili na inafanya nigisikie karibu na dunia. Pia napenda harufu ya maua laini, kama vile lavender au maua ya asili ya sio na ukali. Harufu hizi zina nisaidia kutulia, punguza mawazo na kuleta hali ya amani. Sipendi harufu kali sana au yenye uzito. Napendelea ile inayobaki taratibu na siisi yochosha. Napendezwa na harufu ya usafi pia kama nguosafi zilizokaushwa juani au hewasafi ya asubui. Harufu hizi zinaleta hisia ya mwanzo mpya. Na inanipa nguvu chanya.

Mazoezi yangu ya kila siku ni rahisi lakini ni ya kudumu. Nikilenga afya ya mwili na utulivu wa akili. Kila siku huwa najitahidi kuanza au kumaliza siku kwa mazoezi mepesi ya mwili kama vile kunyoosha viungo ili kuupa mwili uamsho na kuzuia maumivu. Mazoezi haya yananisaidia kuwa mwepesi na tayari kwa shughuli za siku. Mara nyingi, huwa ninafanya mazoezi ya kutembea haraka au kukimbia kwa muda mfupi. Hasa, wakati wa asubuhi, na saa zingine jioni. Hii inanisaidia kuimarisha moyo wangu, kupumua vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine, huwa ninaambatanisha na kusikiliza muziki au kufurahia mazingira ya nje. Kwa siku ambazo sina muda mwingi nafanya mazoezi ya nyumbani kama vile kuruka kamba, kufanya mazoezi ya viungo kama vile za mguu na tumbo na pia huwa nafanya katika dakika kumi na tano au dakika thelathini hunitosha kuhisi tofauti kubwa katika mwili wangu.

Kutoka dirishani mwangu, ninaona mandhari inayotoa utulivu na hisia ya ukaribu na mazingira. Kuna nyumba zilizopangwa kwa urahisi ambazo baadhi zikiwa na rangi laini na kati yao kuna miti na mimea ya kijani inayopendeza macho sana. Asubuhi, mwanga wa jua ukiingia taratibu dirishani ukiangaza mazingira na kuleta hali ya matumaini na mwanzo mpya wa siku. Wakati wa mchana, naweza kuona watu wakipita, wengine wakielekea kazini au shughuli zao za kila siku. Harakati hizi zinanikumbusha mwendo wa maisha na kunifanya nijisikie sehemu ya jamii. Ndege wakiruka au kusimama juu ya miti, kunaongeza uzuri wa mandhari haya kwa sauti na mwendo wa asili. Wakati wa jioni, mandhari hubadilika. Yanakua tulivu zaidi. Anga inabadilisha rangi, upepo mwanana hucheza na majani ya miti na mazingira hujaa hali ya kupumzika baada ya siku ndefu.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa mtazamo chanya, uwazi wa akili na utayari wa kujifunza. Huwa naanza kwa kukubali mabadiliko badala ya kuyapinga. Fahamu kuwa mabadiliko ni sehemu ya kawaida ya ukuaji wa kazi na shirika. Hivyo huwa najitahidi kuyaona kama fursa ya kuboresha uzuri na ujuzi na utendaji wangu. Pia, najifunza na kuuliza maswali. Ninakutana na mfumo mpya, mbinu mpya au majukumu mapya, nachukua mda kuelewa sababu ya mabadiliko hayo na jinsi yanavyonigusa. Kuuliza maswali na kutafuta ufafanuzi kunanisaidia kuzoea haraka na kupunguza ufu au mkanganyiko. Najitahidi kuwa mnyumbulifu niko tayari kubadilisha namna ya kufanya kazi ratiba au mbinu ili kuendana na hali mpya. Uwezo huu unanisaidia kufanya kazi kwa ufanisi hata katika mazingira yanayobadilika.

Ili kuongeza uzalishaji wangu nafuata mikakati rahisi lakini yenye nithamu inayonisaidia kutumia mda na nguvu kwa ufanisi. Kwaza naweka malengo wazi ya kila siku. Kabla ya kuanza kazi, huwa ninaorodhesha mambo muhimu inayotaka ukabilisha na kuyaweka kwa kipaumbele. Hii inanisaidia kuzingatia yaliyo muhimu badala ya kushugulika na mambo ambayo ni mingi bila mpangilio. Nagawa kazi vipande vidogo. Kazi kubwa inapogawanywa katika hatua ndogo inakua raisi kuanza na kuimaliza bila kuhisi mzigo mkubwa. Kila hatua ninapokamilisha inanipamotisha ya kuendelea mbele. Huthibiti usumbufu hasa matumizi ya simu na mitandao ya kijamii wakati wakazi. Natenga muda maalum wa kuangalia ujumbe au kupumzika na muda mwingine kujikita kikamilifu kwenye kazi.

Jioni napendelea kula chakula chepesi, chenye lishe bora. Ambacho kitanishibisha bila kunifanya nijiskie niko mzito. Mara nyingi huwa nachagua wali au viazi vilivyoandaliwa kwa kiasi, nikiambatanisha na mboga za majani kama mchicha, sukumawiki au spinach. Mboga inanipa vitamini na inanifanya nijisikie niko mwepesi. Kwa upande wa proteini, napenda samaki, pupu au maharagwe. Kulingana na siku ambayo ninapika. Vyakula hivi vinanisaidia kurudisha nguvu za mwili bila kuwa nzito sana usiku. Wakati mwingine, hasa kama sina njaa sana, nachagua supu au uji wa lishe. Ambao ni rahisi kumeng'enywa na hunisaidia kulala vizuri.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama hasa ngombe na uzoefu huo umenifundisha mengi. Kufuga ngombe, kuna hitaji uvumilivu, uwajibikaji na uangalizi wa kila siku. Kila siku ilikuwa lazima kuhakikisha kuwa ngombe amepata chakula na ni chakula cha kutosha kama nyasi au majani pamoja na maji safi ya kunywa. Pia kulikuwa na umuhimu wa kumchunga au kuhakikisha, anakaa sehemu salama ili asipotee. Wakati maalumu wa kutunzwa kiafya, ikiwemo kama vile chanjo na matibabu inapobidi apewe. Kupitia maziwa anayotoa, nilijifunza thamani ya kazi ya mkono, na jinsi ufugaji unavyoweza kuchangia kipato cha chakula cha familia. Zaidi ya yote kufuga ngombe kuna jenga uhusiano wa karibu na mnyama. Kwani wanatambua anayewatunza na huwa watulivu wanapohudumiwa vizuri.

Najikinga na jua kali kwa kuchukuwa tahadhari rahisi lakini muhimu ili kulinda afya yangu. Kwanza, ninajitahidi kuepuka jua kali sana hasa kati ya saa sita na saa kumi jioni. Wakati jua huwa kali zaidi ni wakati huo, inapobidi. Inapobidi mimi kutoka kwa nyumba nachagua kutembea sehemu zenye kivuli au kupunguza muda wa kukaa juani. Natumia mavazi yanayofunika mwili vizuri kama nguo nyepesi zenye mikono mirefu, kofia au miwani ya jua. Mavazi haya yanasaidia kupunguza athari za jua moja kwa moja kwenye ngozi na macho. Nakuwa nakunywa maji ya kutosha ili kuzuia upungufu wa maji mwilini kwa sababu jua kali linaongeza jasho na uchovu. Wakati mwingine huwa natumia mafuta ya kujikinga na jua almaarufu kama sunscreen hasa ninapokaa nje kwa muda mrefu.

Napendelea mazingira ya kazi yaliyo tulivu, salama na yenye heshima ambayo yanaruhusu kufanya kazi kwa umakini na amani ya moyo. Kwanza, mazingira yawe na utulivu wa kelele au angalau kelele zinazodhibitika. Ili niweze kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Mwanga wa kutosha pia hewa safi na nafasi safi pia ni muhimu kwa sababu inachangia afya na tija kazini. Pili, napendelea mazingira yenye ushirikiano na mawasiliano mazuri. Kufanya kazi mahali ambapo, watu wanaheshimiana, wanasikilizana na kusaidiana, hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kunanipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Pia, napenda mazingira yanayotoa uhuru na imani. Nikipewa nafasi ya kuwajibika na kufanya maamuzi katika kazi yangu, naongeza ubunifu na kujituma. Mazingira yenye uongozi mzuri na malengo yaliyo wazi, inasaidia kufanya kazi kwa mwelekeo ambao ni sahihi.

Ninapo sherehekea siku kuu, huwa nafanya hivyo kwa njia ya utulivu, shukrani na kushirikiana na watu wa karibu. Kawaida ninaanza kwa kushukuru na kutafakari maana ya siku hiyo iwe ni siku ya kidini kitaifa au kifamilia. Hii inasaidia kuielewa siku kuu zaidi ya burudani bali kwa kukama muda wa kumbukumu na thamani. Badae kusherekea kwa kukutana na familia au marafiki. Tunakula chakula cha pamoja kuzungumza na kufurahia muda pamoja. Chakula cha siku kuu huwa maalum kidogo kuliko cha kawaida na huandaliwa kwa upendo ili kushirikiana na wengine. Huwa natenga muda wa kupumzika na kujiburudisha kwa kiasi. Kama vile kusikiliza muziki kutazama kipindi maalum au kutembea kidogo ikiwezekana, napenda pia kutoa au kushiriki na kusaidia wengine kuwapa mahitaji au kushiriki furaha nawasio bahatika.

Lengo langu la mda mrefu kazini ni kuendelea kukua kitaaluma na kuwa mtaalamu mwenye mchango mkubwa. Si tu kwa kampuni ninayofanya kazi bali pia kwa jamii kwa ujumla ninatamani kujenga ujuzi wa kina na uzoefu katika eneo langu la kazi. Ili niweze kufanya maamuzi yenye busara kutoa suluhisho bora na kuwa mtu anayeaminika katika majukumu ninayopewa. Kwa mda mrefu, ningependa kuchukua nafasi za uongozi ambapo naweza kuwaongoza wengine kuwasaidia kukua na pia kuchangia katika mwelekeo wa maendeleo ya taasisi. Lengo langu ni kufanya kazi katika mazingira yanayothamini maadili, ubunifu na maendeleo endelevu. Huku nikidumisha uwiano ambao ni mzuri kati ya kazi na maisha yangu binafsi. Kwangu mafanikio ya mda mrefu si cheo pekee yake. Bali ni athari chanya ninayoacha, maarifa ninayojenga na kuridhika ninakopata kutokana na kazi yangu.

Msimu kuu wa mpira wa besiboli hasa katika ligi maarufu ya Major League Baseball nchini marekani hua na vipindi kadhaa muhimu kwanza kuna mandalizi ambayo ni almarufu spring training ambayo yanafanyika mwanzoni mwa mwaka. Mara nyingi ni katika mwezi wa Februari hadi ifikapo Machi. Katika kipindi hiki, timu hujiandaa kwa misimu, wachezaji huongeza mazoezi na makocha wanapima uwezo wachezaji wao. Baada ya hapo huwanza msimu wa kawaida yaani almarufu kama regular season, ambao ni mrefu zaidi. Msimu huu huanza takriban kwanzia mwezi wa Machi au Aprili na huendelea hadi ifikapo Septemba. Katika kipindi hiki kila timu hucheza michezo mingi zaidi ya michezo mia moja na sitini na ushindani huwa mkubwa ili kujikusanyia ushindi wa kufuzu hatua inayufuata.

Ninapofurahia kuwa nyumbani huwa nafanya mambo yanayonipa utulivu, faraja na uhuru wa kuwa mimi mwenyewe. Mara. Nyingi napenda kupumzika, kukaa kimya au kusikiliza muziki laini. Nyumbani hunipa nafasi ya kuachilia presha za nje na kurejesha nguvu. Wakati mwingine, huwa nasoma kitabu, kutazama kipindi au filamu ninayoipenda, pia nafuatilia habari kwa utulivu. Napenda kushughulika na mambo madogo ya nyumbani kama vile kupanga nyumba, kusafisha kidogo au kupika chakula ninacho kipenda. Shughuli hizi zinafanya niko katika udhibiti na kuongeza hisia za kuridhika. Zaidi ya hayo, nyumbani ni mahali pazuri pa kutafakari na kupanga. Huchukua muda kuwaza kuhusu malengo yangu, kupanga kesho au kuandika mawazo.

Zoea nzuri nililolijenga ni kuwa na nidhamu ya kupanga na kutathmini maisha yangu kila siku hili ni zoea ambali limeleta mabadiliko makubwa chanya katika maisha yangu kila asubuhi huwa natenga muda mfupi kabla ya kuanza shughuli ya siku za siku huwa najiuliza leo ni mambo gani muhimu zaidi ninayotaka kutimiza. Naandika au kuweka akilini malengo machache yaliyowazi na yanayowezekana. Hii hunisaidia kuanza siku nikiwa na mwelekeo badala ya kuendeshwa na matukio ya ghafla. Pia inanifanya nitumie muda wangu kwa ufanisi na kupunguza msongo wa mawazo. Jioni kabla ya kulala narudia siku yangu kwa utulivu. Najitathmini kwa kuangalia kile kilichoenda vizuri changamoto nilizokutana nazo na funzo nililojifunza. Badala ya kujilaumu, natumia muda huu kujifunza na kujiboresha. Zoea hili, linanijenga kujielewa, kuwajibika binafsi na uwezo wa kufanya maamuzi bora siku ambayo inafuata.

Natazama video mtandaoni kupitia majukua mbali mbali kulingana na aina ya video ni nayotaka. Mara nyingi natumia YouTube kwa sababu ina video nyingi za elimu burudani habari muziki na mafunzo ya aina tofauti. Ni rahisi kupata maudhui ya kujifunza, kufuatilia vipindi au kutazama video za ubunifu. Pia, wakati mwingine, mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram au TikTok hasa kwa video fupi habari za haraka, burudani au maudhui ya ubunifu kutoka kwa watu mbali mbali. Kwa filamu, makala kama makala ya nayojulikana kama documentaries au vipindi maalum, hutumia majukwaa ya kutiririsha kama yaitwayo streaming platforms kama vile Netflix au mengine ya nayopatikana kulingana naupatikana jiwao.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni chumba cha kulala. Kwa sababu, hichi ndicho chumba kinachonipa utulivu, faraja na faragha. Ni chumba ambacho ninahisi niko huru kabisa. Ndani yake napumzika baada ya siku ndefu, nafikiri kwa utulivu, na kurejesha nguvu zangu. Napenda kiwe kisafi, kenye mpangilio mzuri, na kisicho na vitu vingi. Hii ni kwa sababu mpangilio hunisaidia akili yangu kuwa na utulivu. Mwanga wa asili huingia dirishani na jioni hutumia taa laini zisizo chosha macho. Pia napenda kiwe na harufu ya utulivu kama harufu ya usafi au manukato mepesi. Chumba kwa ujumla napenda chumba hiki kwa sababu ni mahali pa kupumzika, kutafakari na kujijenga upya na kinanifanya njisikie salama na mtu mwenye amani.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi ufanya mambo madogo ambayo ya nanisaidia kupumzika na kurejesha nguvu kabla ya kuendelea na kazi. Maranyingi natumia muda huo kujinyosha mwili kidogo, simama au kutembea kwa dakika chache ili kuondoa uchovu wa kukaa mudamrefu. Pia huwa na kunywa maji au chai ili kujirejesha nguvu na kubaki makini. Wakati mungine, natumia mapumziko kula vitafuno vye pesi, kuzungumza na wenzangu kwa mazungumzo ya kirafiki na kucheka kidogo. Hii husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha mahusiano kazini. Kama kuna mda, naweza kusoma kitu kifupi katika kitabuchangu kuangalia tarifa muhimu au kuvuta pumzi kwa utulivu bila kuhusika na kazi.

Stadi ambayo ni muhimu kwa kazi yangu ni mchanganyiko wa ujuzi wa kitaaluma, mawasiliano na mtazamo wa kazi. Kwanza, ujuzi wa mawasiliano ni muhimu sana. Kuwa na uwezo wa kueleza mawazo kwa uwazi, kusikiliza wengine na kuandika vizuri husaidia kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu, wateja au wasimamizi wa kazi. Usimamizi wa muda na kupanga kazi ni stadi muhimu. Kujua kuweka vipaumbele katika kutimiza majukumu kwa wakati na kusimamia kazi nyingi kwa mpangilio unaongeza tija na hupunguza msongo wa mawazo. Ujuzi wa mawasiliano ni muhimu sana. Kuwa na wezo wa kueleza mawazo kwa uwazi, kusikiliza wengine na kuandika vizuri kunasaidia kushirikiana kwa ufanisi na wenzangu, wateja au wasimamizi.

Wakati wa furaha ninapokuwa na furaha ninajitahidi kufurahia kwa njia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi, naonyesha furaha kwa tabasamu, kucheka, au kushiriki na watu wa karibu. Napenda kuzungumza na marafiki au familia kusimulia kilicho nifurahisha na kushirikiana hisia hizo chanya kwasababu furaha inaongezeka inaposhirikishwa. Pia huwa natunza kwa kufanya mambo ambayo ninapenda. Ama naweza kusikiliza muziki, ninaoupenda, kutembea nje, au kupumzika bila kuwa na presha. Wakati mwingine, najitibu kwa kujinunulia kitu kidogo kama chakula, kinachonipendeza, au mapumziko ya ziada, au pia kufanya kitu cha ziada kama vile kuogelea. Zaidi ya hayo natumia muda kushukuru na kutafakari. Nikitambua sababu ya furaha hiyo, hii unisaidia kuithamini zaidi na kuifanya idumu moyoni mwangu.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na bahari hindi ni moja wapo ya bahari zinazovutia sana kwa uzuri na umuhimu wake. Bahari ya hindi ina mandhari ya kupendeza na ya kutuliza. Kuona maji kuona maji yake ambayo ni mengi ya kita nuka hadi upeo wa macho inaleta hisia ya mshangao na amani moyoni. Mawimbi yake yanapopiga ufukwe taratibu, sauti yake inatuliza moyo na kumfanya mtu ajisahau kwa muda kidogo. Rangi ya maji inabadilika kulingana na mwanga wa jua wakati mwingine rangi ya bluu angavu wakati mwingine inakuwa kijani hafifu. Eneo la bahari ya hindi pia lina maisha mingi ya asili. Kuna samaki wa aina mbalimbali matumbawe yani coral reefs na ndege wa baharini. Ufukwe wa bahari la hindi mara nyingi hupambwa na mchanga mweupe, mitende na upepo mwanana unaoburudisha. Hili ni jambo linalofanya mahali hapo kuvutia kwa kupumzika na kwa kutafakari.

Ningependa sana kutembelea mji wa Zanzibar kwa sababu ni mji wenye visiwa na wenye mchanganyiko wa kipekee wa historia utamaduni na uzuri wake wa kiasili. Zanzibar inavutia kwa bahari yake ya hindi yenye maji ya buluu angavu fuko zenye mchanga mweupe na upepo mwanana unaotoa hali ya utulivu kutembea ufukweni kuangalia machweo ya jua na kusikia mawimbi ya bahari ni mambo ambayo ningependa kuyapitia kwa karibu. Ningependa kutembelea mji mkongo yaani Stone Town ambayo una historia tajiri na majengo ya kale yanayoonyesha mchanganyiko wa tamaduni za kiafrika, kiarabu, kihindi na kizungu. Mita yake midogo, milango ya kihistoria na masoko inaifanya zanzibar kuwa sehemu ya kujifunza na kuvutia sana.

Napenda kupiga picha kwa sababu ni kazi ya kubonyeza kamera. Ninjia ya kuona, kuhisi na kusimulia hadithi. Napo piga picha nanza kwa kutazama mazingira kwa umakini mwanga unavyo angukia vitu rangi zinavyo changanyika na hisia inayojitokeza katika wakati huo. Mantari ya asili inanivutia sana kama vile machweo na mapumziko ya jioni, bahari, miti au barabara tulivu. Picha za aina hii zinanipa utulivu na hunifanya ni thamini uzuri wa asili. Napenda kupiga picha za watu na matukio hasa yale yakawaida lakini yenye maana. Tabasamu harakati ndogo au tukio la kila siku linaweza kuwa kumbukumbu ya thamani sana likinaswa kwa wakati ambao ni sahihi. Kupiga picha, kuna nisaidia kuhifadhi kumbu kumbu na kurejea hisia zile zile hata baada ya muda kupita.

Napenda kuvaa vipuli kwa sababu ni mojawapo ya njia rahisi sana lakini yenye nguvu ya kuonyesha mtindo na utu wangu. Napendelea vipuli vidogo, vipuli vyepesi na vilivyo rahisi. Ambavyo vinaongeza uzuri bila kuvuta umakini kupita kiasi. Vipuli vya aina hii vinanifanya nijisikie nadhifu na mwenye kujiamini. Iwe ni kwa matumizi ya kila siku au katika tukio maalumu. Sipendi sana vipuli vizito au vikubwa sana. Kwa sababu, inanisumbua na wakati mwingine huondoa faraja. Pia, nazingatia tukio na mazingira. Kazini au katika mazingira rasmi nachagua vipuli vya kawaida na vya heshima. Wakati wa mapumziko au matukio ya kijamii, naweza kuvaa vipuli vyenye muundo wa kipekee kidogo, lakini bado vinavyobaki katika mipaka ya urahisi na ladha nzuri.

Huwa ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo ndogo lakini zenye maana. Nikitambua kuwa mchango wowote hata mdogo unaweza kuwa na dhamani. Kwanza, najitahidi kushiriki katika shughuli za kijamii kama kusaidia katika matukio ya usafi wa mazingira, mikutano ya maendeleo au shughuli za kijamii zinapohitajika. Ushiriki huu husaidia kuimarisha mshikamano na uwajibikaji wa pamoja. Pia, husaidia kwa kutoa msaada wa kibinadamu pale inapowezekana. Iwe ni kuchangia muda, maarifa au rasili mali ndogo kwa watu wanaohitaji msaada. Wakati mwingine, inaweza kuwa kusikiliza, kutoa ushauri au kusaidia kazi fulani. Pia huwa najitahidi kuwa mfano mzuri kwa kuishi kwa maadili mema kiheshimu wengine na kushirikiana kwa amani.

Ninapowakaribisha wafanyikazi wapya huwa nafanya hivyo kwa ukarimu, uwazi na msaada. Ili wajisikie wanathaminiwa na wako salama tangu mwanzo. Huwa ninaanza kuwakaribisha kwa maneno ya kirafiki, kujitambulisha na kuonyesha kuwa wako sehemu ya timu. Hii husaidia kupunguza wasiwasi wa siku za mwanzo na kujenga hali ya kuaminiana. Baadaye najitahidi kuwaelekeza na kuwasaidia kuelewa mazingira ya kazi. Kama taratibu za msingi, mtiririko wa kazi na watu muhimu wa kuwasiliana nao. Ikiwa inawezekana nawasaidia kujibu maswali ambayo wako nayo, na kuwapa mwongozo bila kuwafanya wajisikie wanasumbua. Nawahimiza kueleza maswali na kushirikiana nikisisitiza kuwa kujifunza ni sehemu ya mchakato. Kuwajumuisha katika mazungumzo na kazi za pamoja, huwasaidia kuzoea haraka na kujenga ujasiri.

Sherehe ninayoipenda zaidi ni siku yangu ya kuzaliwa, kwa sababu ina maana ya kipeke, kibinafsi, na kihisia. Siku ya kuzaliwa inanipa nafasi ya kusimama na kutafakari safari ya maisha inatambua nilipotoka changamoto nilizopitia na mafanikio niliyopata hata yawe madogo. Ni siku ya kushukuru kwa uhai, afya na watu waliokuwa nami katika safari hiyo. Tafakari hii hunipa utulivu na kunijenga kiakili. Napendelea kusherehekea siku hii kwa njia rahisi lakini ya dhati. Kukutana na familia au marafiki wa karibu, kula chakula pamoja, kucheka na kushirikiana. Katika hadithi, unifanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa. Sihitaji sherehe kubwa au anasa kilicho muhimu ni uwepo wa watu wanaonijali.

Napendelea kusafiri kwa kutumia GPS lakini pia na thamini ramani ya kawaida kulingana na hali. GPS hunipa urahisi na uhakika ya nisaidia kujua njia haraka, kuepuka foleni na kubadilisha mwelekeo endapo nitapotea. Pia nirahisi sana hasaa ni naposafiri sehemu nisizo zoea kwa sababu inanipa mwelekezo ya moja kwa moja na kuokoa mda. Hata hivyo, ramani ya kawaida inathamani yake ya kipeke inanisaidia kuelewa eneo kwa upana zaidi. Kujua mji uko aje, maeneo ya na vio husiana na kunipapicha ya jumla ya safari. Pia, inanifundisha kujitambua kijiografia na kutonifanya nitegeme teknolojia kila wakati.

Mimi husoma habari mtandaoni kwa makusudi na kwa uangalifu mkubwa. Nikilenga kupata taarifa sahihi na zenye muktadha mzuri. Nachagua vyombo vya habari vinavyoaminika, na vinavyotambulika ambavyo vina historia ya kutoa taarifa zilizothibitishwa na uandishi wa kitaaluma. Vyanzo hivi vinanisaidia kuelewa habari za kitaifa na kimataifa kwa upana kuanzia zile za siasa, uchumi, afya, elimu, hadi maswala ya kijamii. Natumia programu za habari na majukwaa ya mtandaoni kama njia ya kufikia taarifa kwa haraka lakini hua na makini sana na taarifa zinazopita kwenye mtandao ya jamii. Kabla ya kuamini au kushiriki habari, hua naangalia chanzo chake, tarehe ya kuchapishwa, na kama imethibitishwa na vyanzo vingine. Hii inanisaidia kuepuka upotoshaji wa taarifa.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali wa nazi na maharagwe. Kwa sababu ni chakula chenye ladha ya kipekee, lishe bora na kumbukumbu za nyumbani. Wali wa nazi unavutia kwa harufu yake nzuri na latha laini ya nazi inayopenya kwenye punje za wali. Unapopikwa vizuri wali huwa laini lakini si mwepesi kupita kiasi na arufu ya nazi ufanya uvutie hata kabla ya kuonja. Latha yake ni ya utulivu, si kali lakini inajaa mvuto wa asili. Maharagwe nayo yanapopikwa vizuri yakiwa laini na yenye mchuzi mnene kidogo yanaongeza latha na nguvu ya lishe. Maharagwe utuwa protini na ufanya chakula kiwe cha kushibisha na chenye afya. Mchanganyiko wa wali wa nazi na maharagwe yaneleta uiano mzuri wa latha ambapo utamu wa nazi ukutana na latha ya maharagwe kwa njia ambayo inaridhisha sana.

Ndiyo, huwa ninatumia mitandao ya kijamii, lakini ninakuwa na uangalifu kwa malengo maalumu. Kimsingi natumia mitandao ya kijamii kwa mawasiliano na taarifa na nisaidia kuwasiliana na marafiki, familia au watu wa kazi, hasa pale ambapo umbali ungetatiza mawasiliano ya ana kwa ana. Pia kupata habari maarifa mapya na mitazamo tofauti kuhusu maswala ya kijamii kitaifa na yale ya kimataifa. Natumia kama chombo cha kujifunza na kujikuza. Kuna kurasa na akaunti zinazoshiriki elimu, motisha, ujuzi wa kazi na ubunifu. Hivyo unisaidia kuongeza maarifa na kuendelea kujifunza. Wakati mwingine natumia mtandao ya kijamii kufuatilia mada ambazo zinazipenda na pia ambazo zinanivutia kitaaluma.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi inayokuwa na maana na mchango ambao ni chanya kwa watu wengine. Ninaithamini kazi inayonipa nafasi ya kusaidia, kuelimisha na kuboresha maisha ya watu wengine. Hata kama kwa kiwango kidogo kazi ya aina hii inanipa hisia ya kujifunza. Kwa sababu najua ninachokofanya kina hatari zaidi ya mimi binafsi. Pia, ninaithamini kazi inayothamini madili, heshima na utu wa binadamu. Kufanya kazi katika mazingira yanayoheshimu watu, yanatoa fursa ya kukua na yanayojali ustawi wa wafanyi kazi, yanifanya nijisikie kuthaminiwa na kuwa tayari kujituma hata zaidi. Zaidi ya hayo, kazi ninayoithamini ni ile inayonipa fursa ya kujifunza na kuendelea kukua kitaaluma na kibinafsi kwangu kazi bora si tu cheo au mshahara pekee bali ni thamani mchango ni maana ninayopata kupitia kile ambacho ninakifanya.

Napendelea kula wali kuliko ugali. Ingawa vyakula vyote viwili vina nafasi yake katika maisha yangu, napenda wali kwa sababu ni chakula chenye urahisi na mchanganyiko mpana wa ladha. Wali unaweza kuliwa na aina nyingi ya vyakula kama vile maharagwe, samaki, kuku mboga au mchuuzi mbalimbali na kila mchanganyiko unaleta ladha tofauti pia wali huwa laini na rahisi kumengenya. Hivyo unanifanya nijisikie kushiba bila uzito mwingi hasa mchana au jioni. Na ugali kwa upande mwingine ni chakula cha asili na chenye nguvu kubwa. Unasababisha sana na hutoa nishati ya muda mrefu hasa kwa watu wanaofanya kazi nzito. Napenda ugali unapoliwa na mboga za majani au samaki. Lakini mara nyingi unanifanya nijisikie mzito kidogo hasa kama nimekula kwa wingi.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia zaidi ni kufua nguo, hasa inapofanywa kwa mkono. Kwanza kabisa, kufua ni kazi inayochosha kimwili. Inahitaji kutumia nguvu nyingi, kusugua nguo, kukamua maji na kubeba ndoo nzito. Baada ya muda, mikono huuma, mgongo hujisikia mzito na uchovu uonekana wazi. Hili huwa gumu zaidi pale nguo zinapokuwa nyingi na nzito kama mashuka, taulo au jinzi. Kufua huchukua muda mwingi. Sio kufua tu bali pia kutandika nguo na kusibiri zikauke. Kama hali ya hewa ni nzuri, kazi hii huwa ya kukatisha tamaa zaidi. Kwa sababu nguo zinaweza kuchelewa kukauka au kuhitaji kutandikwa tena. Kufua mara nyingi uonekana kama kazi inayojirudia bila mwisho haijalishi umefua vizuri kiasi gani bado baada ya siku chache kazi hurudi tena. Hili unifanya nijisikie kama juhudi zangu hazimalizi kazi kabisa.

Ndiyo, nimewai kujifunza kupiga gita na ilikuwa safari yenya changamoto lakini pia ya kufurahisha sana. Mwanzoni, kujifunza kupiga guitar haikuwa rahisi. Ilibidi nijifunze misemo ya msingi, yaani codes, namna ya kushika gita kwa usahihi na jinsi ya kuweka vidole kwenye nyuzi bila kuumiza mikono. Vidole vilikuwa vinauma mwanzoni na kubadilisha misemo kulichukua muda. Lakini kwa subira na mazoezi ya mara kwa mara, hali ilianza kuboreka. NIlijufunza kwa hatua ndogo ndogo, kwanzia nyimbo, ambazo rahisi, zenye misemo mchache, kisha taratibu kuendelea na ngumu zaidi, kusikiliza muziki na kujaribu kuupiga, kulinisaidia sana, kuelewa midundo na mpangidiwa sauti. Pia kujieleza wakati mwingine hata bila kuimba kupiga gitaa peke hake kunasaidia kupunguza mawazo na kufurahia ya muziki ni chombo kinachonifanya nijisikie huru na ubunifu wangu.

Ninapotaka kustarehe huwa ninafanya mambo yanayolenga, kutuliza akili, kupumzisha mwili na kuniondolea presha za siku. Kwanza napunguza kelele na shuguli mingi. Naweza kukaa mahali tulivu, kuzima au kupunguza matumizi ya simu na kuvuta pumzi taratibu ili mwili wangu utulie. Utulivu huu wa awali unasaidia akili yangu ijitoe kwenye msongamano wa mawazo. Maranyingi huwa nachagua kusikiliza mziki laini au sauti za asili kama mvua au upepo. Mziki unisaidia kubadilisha isia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta hali ya amani. Kati mwingine huwa nasoma kitabu, natazama filamu nyepesi au kipindi ninachokipenda na kinachangia katika staree yangu. Pia nafanya shuguli ndogo za kujitunza ambazo zinasaidia sana kunistarehesha kama vile kuoga maji ya vuguvugu, kunywa chai ya moto au pia kunyoosha mwili kidogo.

Utotoni nilipenda kufanya mambo rahisi lakini yalikuwa yamejaa furaha na uhuru. Haya ni mambo ambayo yalinifanya nijisikie huru na mwenye shauku ya maisha. Nilipenda sana kucheza na wenzangu hasa mchezo ya nje. Tulikimbia uwanjani, tukacheza mchezo ya jadi, tukashindana kwa kicheko na furaha bila kujali muda. Michezo hii ilinifundisha ushirikiano, uvumilivu na urafiki na ilinipa nguvu nyingi za mwili na moyo. Nilipenda kusikiliza hadithi kutoka kwa watu wazima. Hadithi za jadi, maisha au mafunzo. Wakati wa jioni hucome pamoja na kusikiliza hadithi kulinifanya nijifunze maadili, heshima na namna ya kuishi na wengine. Hadithi hizi, zilichochea mawazo na ubunifu wangu. Nilipenda pia kugundua vitu vipya, kuangalia mazingira, kuchezea vitu vya kawaida na kuvigeuza, michezo au kuuliza maswali mengi. Nilikuwa na hamu ya kujua jinsi mambo yanavyofanya kazi, jambo lililonijenga kuwa mdadisi na mpenda kujifunza.

Huwa ninashughulikia wateja kwa heshima, umakini na uwazi. Nikitambua kuwa ni wao ni sehemu muhimu ya mafanikio ya kazi na biashara yoyote. Kwanza kabisa, naanza kwa kuwasikiliza kwa makini. Ninapomshughulikia mteja namruhusu aeleze mahitaji, aulize maswali na au machangamoto zake bila kukatizwa. Kusikiliza vizuri kunanisaidia kuelewa tatizo kwa usahihi na kumpa suluhisho linalofaa badala ya majibu ya haraka yasio na msaada. Alafu ninatumia mawasiliano ya heshima na lugha ilio wazi. Huwa najitahidi kuzungumza kwa upole, kueleza mambo kwa namna rahisi ya kueleweka na kuepuka maneno yanayoweza kumchanganya au kumkera mteja. Hata pale ambapo mteja ana hasira au hajafurahishwa huwa nabaki mtulivu na mwenye subira.

Rangi ambayo mimi naipenda zaidi ni rangi ya buluu hii ni kwa sababu inanipa hisia ya utulivu upana na amani ya moyo. Buluu inanifanya nijisikie nikona utulivu na nina uhuru kanakwamba mawazo yanapata nafasi ya kupumua. Naiona rangi hii mara nyingi katika mazingira ya asili, hasa, angani na baharini. Kuangalia anga la buluu asubuhi au mchana unanipa matumaini na mwanzo mpya wa siku. Vivyo hivyo, bahari ya buluu hasa bahari ya hindi inavutia sana. Upana wake na mwendo wa maji unanifanya nitafakari na kujisikia karibu na asili. Naiona rangi ya buluu katika mavazi na vitu vya kila siku. Kama vile nguo, mapambo ya nyumbani au vifaa ninavyovitumia. Rangi hii inanifanya nijisikie nadhifu na mwenye kujiamini bila kuwa kali au kuchosha macho.

Huwa ninapendelea kuamka mapema na jua kuliko kuchelewa. Kwa sababu, mtindo huu wa maisha unanipa afyabora utulivu wa akili na mpanglio mzuri wa siku. Kuamka na jua, kunanipa muanzo wa siku ulio tulivu na wenye hewa safi. Asubui, kuna kelele chache na usumbufu mdogo. Jambo linaloni ruhusu kufikiri kwa uwazi kupanga majunkumu yangu ya siku na kufanya shuguli muhimu kabla ya shuguli za wengine kuanza. Wakati huu unifanya nijisikie ninaudhibiti wa siku yangu. Kuamka mapema, kunanisaidia kuwa mwenye tija zaidi. Maranyingi, kazi zinafanywa asubui ufanyika kwa haraka na kwa umakini mkubwa. Kwa sababu akili bado ina umakini na haijachoka. Hii unipunguzia msongo wa mawazo. Unaweza kujitokeza badae mchana.

Huwa ninapanga wiki yangu ya kazi kwa makusudi na kwa mpangilio, ili niwe na mwelekeo wazi na nipate muda wa kufanya kazi kwa ufanisi bila msongo wa mawazo. Kabla ya wiki kuanza, maranyingi mwishoni mwa wiki au mwanzoni mwa jumatatu, huwa natenga muda wa kuangalia majukumu yote ya wiki naorodhesha kazi muhimu. Mikutano na tarehe za mwisho, kisha huwa ninaziainisha kulingana na kipaombele kazi za dharura, za muhimu na zile zinazoweza kusubiri. Baada ya hapo, nagawa kazi hizo kwa siku maalum za wiki. Kazi zinazohitaji umakini mkubwa, huwa nazipanga katika siku au nyakati ambazo, najua nina nguvu zaidi. Maranyingi wakati wa asubuhi. Kazi nyepesi au za kufuatilia huweka baadaye wakati wa mchana.

Naam mimi huwa na toa na kufanya hivyo kwa kusaidia na kuboreshsa maisha ya wengine si kwa kulazimishwa. Na amini sadaka au mchango si lazima uwe mkubwa kifedha ili uwe na maana. Mara nyingi hutoa kile ni nachoweza, iwe ni fedha kidogo, iwe ni chakula, nguo au msaada wa aina nyingine. Kilicho cha muhimu kwangu ni nia ya moyo na uaminifu katika kutoa. Mimi hutoa sadaka au michango kwa wakati unaofaa na mahali panapohitaji kwa wakati tofauti tofauti. Kwa mfano, kusaidia mtu mwenye hitaji kuchangia shuguli za kijamii, kidini au miradi ya maendeleo katika jamii. Ninapotoa mimi hujitahidi kufanya hivyo kwa heshima na bila kumdhalilisha anayepokea. Pia ninaamini kutoa si mali peke yake. Kutoa muda maarifa au msaada wakiakili.

Wakati wa baridi kali, mimi huwa najitahidi kujilinda na kujitunza ili kuendelea kuwa na afya na faraja. Kwanza, ninavaa nguo nzito na za joto, kama vile sweater, jaketi, soksi, nene na wakati mwingine, kofia au skafu. Huwa navaa kwa tabaka ili kunisaidia kudhibiti joto la mwili na kujikinga dhidi ya upepo na baridi. Napenda vinywaji na vyakula vya moto kama vile chai, supu au uji wa moto inanisaidia kupata joto la ndani na kunifanya nijisikie niko salama zaidi. Chakula cha moto pia husaidia mwili kupata nguvu katika hali ya baridi. Napunguza mda wa kukaa nje bila sababu na nikikaa ndani ninajitahidi kuhakikisha mazingira ni yenye joto na utulivu. Wakati mwingine natumia blanketi kukaa karibu na chanzo cha joto au kufanya mazoezi mepesi ili kuupa mwili wangu joto.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni lakini kwa uwangalifu na kwa kuchuja tarifa. Napenda kusoma maoni kwa sababu yananisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya watu kuhusu bitha huduma au madafulani. Kabla ya kunua kitu au kutumia huduma, maoni ya watumiaji wengine yananipa picha za uzoefu halisi. Faida ilioko, changamoto na mambo ya kuzingatia. Hii inanisaidia kufanya mamuzi yaliobora tena zaidi. Maoni mtandaoni ya naweza kuwa chanzo cha kujifunza. Wakati mwingine, watu ushiriki uzoefu wao binafsi, ushauri au mbinu ambazo zinge chukua mda mrefu kuzijua peke yangu. Kusomo maoni hupanua mtazamo na kunisaidia kuona jambo kutoka pembe tofauti. Hata hivyo, huwa makini sana. Natambua kuwa sikila maoni ni ya kweli au yenye nia njema baadhi yanaweza kuja hisiakali, upendeleo au hata tarifa potofu.

Mimi huwa napenda kucheza mpira wa mguu kwa sababu ni mchezo unaochanganya burudani, afya ya mwili na ushirikiano wa jamii. Mpira wa mguu unanipa nafasi ya kufanya mazoezi, kuimarisha nguvu na stamina na kupunguza msongo wa mawazo. Kukimbia uwanjani na kushiriki katika mchezo, kunanifanya nijisikie mchangamfu na mtu mwenye nguvu. Pia napenda mpira wa miguu kwa sababu unahitaji ushirikiano na mawasiliano. Kufanya kazi katika timu kupangiana mikakati na kusaidiana kunanifundisha nidhamu, uvimilivu na umoja. Zaidi ya hayo ni mchezo unaoweza kuchezwa popote na kwa rasilimali chache. Jambo linalofanya uwe rahisi na wa kufurahisha kwa watu wengi. Zaidi ya hayo ni mchezo unaoweza kuchezwa popote na kwa rasilimali chache. Na pia napenda kucheza mpira wa miguu kwa sababu unanipea afya, furaha na mshikamano na ni njia nzuri ya kujiburudisha na kuunganika na wengine.

Napenda kuimba kwa sababu ni njia ya asili na yenye nguvu ya kujieleza, kujiburudisha na kujituliza. Ninapukuwa na furaha na imba na inanisaidia kushiriki hisia hizo na kuzifanya zidumu zaidi. Ninapukuwa nimechoka au na msongo wa mawazo kuimba kuna nipa nafuu kama aina ya tiba ya sauti. Hata kuimba polepole au kwa sauti ya chini kuna nisaidia kupumua vizuri na kutuliza akili. Napenda kuimba hasaa nikiwa peke yangu au katika mazingira yasiyo na presha. Kwa sababu, hapo najisikia huru kuimba bila hofu ya kukosolewa. Huwa ninaimba nyimbo ninazozipenda mara nyingi zile ujumbe nzuri au zile zenye zinagusa hisia. Wakati mwingine, naimba nikiwa nafanya kazi ya nyumbani au nikisikiliza mziki. Zaidi ya burudani, kuimba kuna nijenga katika kujiamini na pia kuunganika na hisia zangu. Kuna nifanya nijisikie huru na wa kweli. Si hitaji mwimbaji wa kitaaluma ili kufurahia kuimba kilicho muhimu ni hisia na furani na yupata kutokana na muimbaji.

Napenda kununua zaidi vitu vinavyo kuwa na manufaa ya mda mirefu na vinavyo ongeza ubora wa maisha yangu. Adala ya vitu vya anasa visivyo na lazima. Napenda kununua vitabu na vifaa vya kujifunzia. Vitabu huwa vinanipa maarifa, vinapanua mawazo na vinansaidia kukua binafsi na kitaaluma. Kila kitabu ninachokinunua na kukisoma ni kama uwekezaaji katika nafsi yangu. Napenda kununua vitu vya matumizi ya kila siku venye ubora kama vile mavazi rahisi lakini imara viatu vizuri au vifaa vya nyumbani vinavyo dumu. Napendelea kununuwa kitu kimoja kizuri kinachodumu kuliko vitu vingi visivyobora. Mimi huwa nanua vitu vina vyohusiana na afya na ustawi kama chakula bora, matunda, mboga au vifaa vya mazoezi mepesi. Afia ni msingi wa kila kitu hivyo navipa kipaumbele.

Mimi huwa napendelea kujisimamia, lakini pia ninaona thamani ya kusimamiwa vizuri kulingana na mazingira ya kazi. Kujisimamia huwa kuna nipa uhuru wa uwajibikaji. Ninapopewa nafasi ya kupanga kazi zangu, huwa nafanya maamuzi, na kusimamiya mda wangu, naongeza motisha na tija ninapofanya hivyo. Pia, inafanya nijisikie nimeaminiwa na kazi ambayo nimepewa ambalo ni jambo linanifanya nijitume zaidi na niwajibike kwa matokeo ya kazi ambayo nimepewa. Hata hivyo, usimamizi mzuri ni mahali ni muhimu sana. Kusimamiwa kwa njia ya msaada, kupata mwongozo, marejesho na mwelekeo wazi kunasaidia kuboresha utendaji na kukua kitaaluma. Sipendi usimamizi wa kubana au wa kuamrisha sana. Bali ule ambao unahimiza, kusikiliza na kuelekeza.

Naamu, mimi ninaiona nafsi yangu kama mtu wa mtu wa ubunifu, lakini ubunifu wangu unaonekana zaidi katika namna ya kufikiri na kutatua matatizo, si tu katika sanaa au vitu vinavyoonekana. Ubunifu wangu unajitokeza, ninapokutana na changamoto sana sana. Badala ya kufuata njia moja tu, huwa napenda kutafuta mbinu mbadala, kuunganisha mawazo tofauti na kujaribu suluhisho jipya. Hii inanisaidia kuboresha kazi, kuleta mawazo mapya na kufanya mambo kwa ufanisi zaidi. Pia, ubunifu huonekana katika mawasiliano na uandishi. Napenda kueleza mawazo kwa njia iliyo wazi yenye mtiririko mzuri na inayowafikia watu tofauti. Wakati mwingine napenda kutumia mifano, hadithi au mtazamo tofauti ili kufanya ujumbe ueleweke kwa urahisi na vyema.

Natumia njia mbali mbali kupumzika kulingana na hali ya siku na kiwango cha uchovu lakini kwa ujumla huwa ninapendelea njia tulivu na zenye kujenga. Mara nyingi huwa ninaanza kwa kupunguza kelele za usumbufu kama kuweka simu mbali kwa muda au kuchaguwa kukaa kimya. Utulivu huu huwa unanisaidia, kiakili, akili yangu kutulia taratibu, kutumia kwa utaratibu baada ya shughuli nyingi za siku. Husikiliza muziki laini au sauti za asili pia ni njia ninayoitumia sana kwa sababu inanisaidia kubadilisha hisia na kuleta amani ya ndani. Pia ninapopumzika huwa ninafanya shughuli nyepesi, ninazozipenda kama vile ninaweza kusoma, kutembea kwa utulivu na kutazama filamu au kipindi kifupi bila presha. Shughuli hizi hunisaidia kuondoa mawazo ya kazi na kuipa akili pumziko.

Somo nililolipenda zaidi shuleni ni somo la historia kwa sababu lilinigusa kiakili, kihisia na kiutamaduni. Historia ilinipa nafasi ya kujieleza kwa uhuru kupitia kwa kueleza historia yangu ninayoielewa, kupitia kwa kusoma historia tofauti tofauti, kutoka kwa tamaduni tofauti na pia mji tofauti. Nilifurahia sana kuweza kujielimisha na historia tofauti na kueleza mawazo yangu, hisia na mitazamo yangu kuhusu historia tofauti tofauti. Kila somo, lilinifanya nijihisi kama ninaongea kwa sauti yangu mwenyewe. Jambo lililonichangia kujiamini katika kuwasiliana na watu. Pia, somo la historia lilinifundisha maadili ya jamii. Kupitia hadithi za jamii tofauti tofauti na misemo katika jamii tofauti tofauti nilijifunza kusuhu utu, heshima, uadilifu na changamoto za maisha.

Ndio, naupenda muziki wajadi kwa sababu una utambulisho historia na hisia za kina. Muziki wa jadi unanivutia kwa sababu unakisi maisha, tamaduni na maadili ya jamii. Ala za asili kama ngoma, zeze, filimbi au marimba, zinabeba sauti za kipekee, zinazo unganisha mtu na mzizi yake. Unapo uskiliza unahisi kama unasafiri kurudi kwenye historia na simulizi za mababu. Pia napenda muziki wa jadi kwa sababu una ujumbe mzito na wa maana. Kuhusu maisha, kazi, mapenzi, sherehe au mafunzo ya kijamii. Mara nyingi hauimbwi kwa burudani peke yake bali kwa lengo la kufundisha, kuunganisha jamii na kusherehekea tukio fulani ambalo liko katika jamii na kuleta wanajamii pamoja.

Timu ya mchezo ninayoifuata kwa karibu ni asenali. Ninaipenda Asenali kwa sababu ya historia yake kubwa, mtindo wa uchezaji na falsafa ya kuvutia. Asenali inajulikana kwa kucheza mpira, wa kupitiana pasi nyingi na uchezaji wakuvutia macho. Jambo ninalofanya mechi zao ziwe za kufurahisha kutazama. Mtindo huu wa soka unanivutia kwa sababu unaonyesha ubunifu nidhamu na ushirikiano wa timu. Pia, ansenali ina historia ya wachezaji wakubwa na mafanikio muhimu. Ikiwemo, misimu kipekee kama ile ya invincibles ambapo timu ilimaliza ligi bila kupoteza mchezo. Historia hii hunipa fahari ya kuifuata timu ya ambayo inautambulisho imara. Zaidi ya hayo napenda moyo, kumbana na asenali. Hata inapokutana na changamoto, timu uendelea kujijenga, kuwapa nafasi vijana na kuonyesha matumaini ya siku zijazo. Hilo unifanya niendelee kuiunga mkono si kwa ushindi pekeake, bali kwa safari yake.

Wakati wa msongo wa kazi, huwa ni najitahidi kuchukua hatua za makusudi ili kutuliza akili na kurejesha uthibiti. Kwanza, huwa nasimama kwa muda mfupi na kupumua kwa kina. Huwa navuta pumzi polepole na kuitoa taratibu na inanisaidia kupunguza mvutano na kutuliza mwili. Hatua hii ndogo inanisaidia kuibuka kufanya maamuzi kwa haraka au kwa presha. Huwa nina gawanya kazi. Napohisi kama imekuwa nyingi, naichambua na kuigawa katika hatuwa ambazo ni ndogo ndogo, kisha naanza na ilio muhimu zaidi. Hii inanifanya ni hisi kazi inasimamika na inapunguza hofu ya mzigo mkubwa. Pia, huwa ninajitahidi kuweka mipaka, kupunguza usumbufu, kama simu au mitandao ya jamii kwa mda, alafu ninaomba msaada au ufafanuzi, unapoitajika, ninaongea na wenzangu au msimamizi mara nyingi, ananisaidia kuona mambo kwa mtazamo ambao nimpya.

Wakati wa wasiwasi, huwa ninajitahidi kushugulikia kitu ambacho kimesababisha wasiwasi huo, kwa utulivu, kwa kujitambua na hatua za kujitunza badala ya kupuuza. Kwanza kabisa, ninaanza kwa kutambua hisia zangu. Huwa ninajiambia kuwa nikawaida kuhisi wasiwasi na hauji. Na huwa sijiadhibu kwa hilo. Kukubali hisia, kunanisaidia kupunguza nguvu ambazo ningetumia kwa kuwa na kujiadhibu zaidi, kwa kufanya wasiwasi kutokea, badala ya kuzipinga. Ua natumia namna za kupumua kwa kina, pia ili kupunguza hali lile ya wasiwasi. Uanavuta pumzi polepole na shikilia kwa sekunde chache kisha naitoa taratibu, ili kunisaidia kutuliza mwili na akili. Mara nyingi hii hupunguza mapigo ya moyo na mawazo ya haramu.

Huwa napendelea kuvaa suruali kuliko sketi. Hasa ni kwa sababu ya faraja uhuru wa kutembea na matumizi yake ya kila siku. Suruali inanipa uhuru wa kufanya shughuli mbali mbali bila kizuizi chochote. Inakua ni rahisi kutembea haraka, kukaa, kusimama au kufanya kazi bila kuwa na wasiwasi wa mwonekano au usumbufu. Hili ni muhimu hasa katika mazingira ya kazi au shughuli zinazohitaji mwendo na umakini. Napendelea suruali kwa sababu ina faraja na ulinzi. Suruali hunilinda zaidi, dhidi ya baridi, jua kali au mazingira yasiyo ya kirafiki. Na inanifanya nijiskie salama na niko huru zaidi ya hayo suruali ni rahisi kuendana na aina nyingi ya mavazi na viatu. Iwe ni kwa kazi, matembezi au hata katika matukio ya kawaida.

Likizo yangu ya ndoto ni ile inayochanganya utulivu uzuri wa asili na uzoefu wa kipekee. Ningependa kuenda mahali penye bahari au mazingira ya asili kama ufuko wenye mchanga mweupe na maji ya blue angavu. Ambapo naweza kupumzika bila presha za siku. Kukaa karibu na bahari, kusikiliza mawimbi na kutazama machweo ya jua ingekua sehemu muhimu ya likizo yangu. Katika likizo hiyo, ningependa kuchunguza utamaduni wa eneo nilipo, kuonja vyakula vya asili, kutembelea maeneo ya kihistoria na kuzungumza na watu wa huko. Hii inanipa fursa ya kujifunza na kupanua mtazamo wangu wa dunia si kwa kupumzika tu. Katika likizo hiyo, ningependa pia kuchunguza utamaduni wa eneo hilo na ningependa kuwa na ratiba isiyo na haraka. Kuamka bila kengele kutembea kwa utulivu kusoma kitabu na hata kuchukua picha ya maandhari nzuri ni mambo ambayo ningeyafanya nijisikie huru na mwenye furaha zaidi.

Ndiyo, mimi ninapenda asali na napenda asali sana kwa sababu ya ladha yake ya asili, manufaa ya kiafya na matumizi yake ambayo ni mengi. Kwanza, asali inanivutia kwa ladha yake tamu ya asili, isio kali kupita kiasi. Ni tamu, ni wapole na unaacha ladha nzuri mdomoni. Napendelea asali kuliko sukari kwa sababu asali inanipa utamu bila kuhisi uzito au ukali. Napenda asali kwa sababu ya faida zake kiafya. Asali husaidia kutuliza koo, hasa inapochanganywa na maji ya uvugu vugu au chai. Pia inaaminika kusaidia mengenyo na wa chakula na kuupa mwili nguvu ya asili. Napokua nimechoka au na isimu. Mwili wangu umepungua nguvu. Asali inanisaidia kujirejesha katika hali ya kawaida. Pia napenda matumizi yake mengi na weza kuitumia asali kwenye chai, uji, kwenye mkate au hata katika tiba ya asili kwa ngozi au kikohozi. Uwezo wake wa kutumika kwa njia mbali mbali, unaifanya iwe kitu muhimu nyumbani.

Ninaweka umuhimu mkubwa sana katika kunywa maji mara kwa mara kila siku. Ni kwa sababu, ninafahamu kuwa maji ni msingi wa afya ya mwili na akili. Kwa kawaida, huwa naanza siku kwa kunywa gilasi ya maji, asubuhi, pindi tu ninapomka. Hii ni kuamsha mwili na kusaidia mengenyo ya chakula. Kwanzia hapo, huwa najitahidi kunywa maji katika vipindi tofauti vya siku. Sikusubiri kuwa singoji ama kusubiri hadi nihisi kiu kali. Kunywa maji kabla ya kiu kuna nisaidia kudumisha kiwango kizuri cha maji mwilini. Katika siku yangu ya kawaida huwa nalenga kunya takriban glasi sita hadi nane za maji lakini kiwango hicho huongezeka kulingana na hali ya hio siku. Kama kuna jua kali mazoezi ya mwili au kazi inayochosha, huwa nakunywa maji zaidi ili kufidia jasho na kuzuia uchovu. Pia, huwa nakunywa maji kabla na baada ya kula na wakati wa mapumuziko kazini.

Napenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa midogo ilio na utulivu na ni safi, badala ya maeneo yenye kelele mingi. Ninapendelea sehemu ambazo zina mazingira ya utulivu, huduma nzuri na usafi unaonekana. Mikahawa midogo inanipa hisia ya ukaribu na chakula kilichoandaliwa kwa uangalifu, tofauti na maeneo yenye msongamano mkubwa. Pia inanipa nafasi ya kufurahia chakula bila haraka. Kwa upande wa chakula, napenda mikahawa inayotoa vyakula vya asili au vya nyumbani. Kama vile wali, samaki, mboga au vyakula vya kienyeji vilivyopikwa kwa ladha ya kawaida. Ladha ya nyumbani inanifanya nijisikie nipo salama na nimeridhika. Pia huwa nazingatia huduma ya wateja. Sehemi yenye wahudumu wenye heshima na subira inanifanya nirudi tena. Na ni kwa sababu uzoefu mzuri ni zaidi ya chakula peke yake.

Ndiyo, napenda kuwogelea kwa sababu nishiguli inayochanganya burudani, mazoezi na utulivu wa akili. Kuwogelea kuna nisaidia kuimarisha mwili mzima bila kuuchosha sana. Ni zoezi linalofanya kazi katika misuli ya mikono miguu na mgongo kwa wakati mmoja. Huku likiwa laini kwa viungo na bada ya kuwogelea, uwa ninaisi mwili ukiwa mwepesi na wenye nguvu. Pia napenda kuwogelea kwa sababu kuna nipa amani ya akili. Nikiwa majini, uwa nasikia utulivu na nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru. Iwe ni kuogelea polepole au kufanya mazoezi ya majini, majia yana athari ya kutuliza sana. Zaidi ya hayo kuogelea ninjia nzuri ya kupumzika. Asa katika hali ya joto, inaboresha hali ya moyo na inafanya nijisikie mwenye furaha na afya.

Ndoto yangu kubwa ni kuishi maisha nyenye maana na mchango chanya kwa wengine huku nikitimiza malengo yangu binafsi na ya kitaaluma. Natamani kufikia hatua ambapo ninatumia vipaji, elimu na uzoefu wangu kuleta mabadiliko mazuri. Iwe ni kwa kusaidia watu kuelimisha au kuboresha maisha ya jamii kwa njia yoyote ile fulani. Katika ndoto yangu, ninaiona nafsi yangu nikiwa mwenye utulivu wa akili na uhuru wa kufanya chochote kile ninachokipenda. Bila kuishi maisha ya presha na maisha ya kudumu. Natamani kufanya kazi inayolingana na maadili yangu, kazi inayonipa kuridhika moyoni na inayonifanya niamke kila siku nikiwa na hamasa. Pia ndoto yangu kubwa inahusisha maendeleo ya binafsi kwa kuwa mtu anayejifunza kila wakati anayekua kiakili na kihisia na pia anayekabiliana na changamoto na ujasiri.

Mimi napenda kuandika zaidi, ingawa kuogelea pia nishughuli inayonifuraisha. Kuandika, kuna nipa nafasi ya kujieleza kwa huru, kupitia kuandika na weza kupanga mawazo yangu, kueleza hisia na kushiriki fikra kwa kina. Ninjia ninayotumia kutafakari, kujifunza na wakati mwingine kupunguza msongo wa mawazo. Hisia nzito zinanijia moyoni. Kuandika, kuna nisaidia kuzielewa na kuzipea mwelekeo. Kuongelea kwa upande mwingine, kuna nipa utulivu wa mwili na akili. Kuwa majini, kuna nifanya nijisikie huru na mwepesi. Na ninjia nzuri ya kufanya mazoezi na kuondoa uchovu wa siku. Hata hivyo, furaha ni nayopata kutokana na kuongelea mara nyingi ni ya mdamfupi. Ukilinganisha na ile ninayopata kupitia kuandika.

Wazo zuri ninalo kwa siku ya leo ni kufanya jambo moja dogo lakini lenye maana. Badala ya kujaribu kufanya kila kitu kwa haraka. Leo unaweza kuchagua kitu kimoja muhimu. Iwe ni kazi uliokua unaiairisha mazungumzo mazuri na mtu au kujitunza kidogo. Kisha ukifanya kwa umakini na moyo wote jambo dogo likifanywa tena lifanywe vizuri. Linaweza kuleta utulivu, kuridhika na motisha ya kuendelea. Leo ni siku nzuri ya kushukuru. Chukua dakika chache kutambua jambo moja jema lilopo maishani mwako. Shukurani hubadilisha mtazamo na kufanya siku iwe nyepesi. Kwa kifupi, ninacho jaribu kusema ni kuwa wazo zuri la leo ni punguza kazi, ni punguza kasi. Fanya lililo muhimu kwako na thamini ulicho nacho kwa vyovyote vile.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Huwa nazingatia ukaribu na mazungumzo ya dhati. Mara nyingi napenda kukaa pamoja na kuzungumza, kushiriki hadithi za siku, kucheka na kusikilizana. Mazungumzo ya kawaida yananijenga na kuimarisha uhusiano kwa sababu yananipa nafasi ya kuelewa hisia na mawazo ya kila mmoja. Napenda kutumia muda na familia kukula chakula pamoja. Muda wa chakula unanipa hisia ya umoja na mshikamano. Ni wakati wa kupumzika, kushirikiana na kufurahia uwepo wa kila mmoja bila kwa haraka. Wakati mwingine, huwa natumia muda kufanya shughuli ndogo za pamoja. Kama kutembea, kutazama kipindi au kushiriki kazi ya nyumbani. Shughuli hizi zinafanya muda wa pamoja uwe wa asili na wa kufurahisha.

Ndio, napenda kuendesha basikeli na ni kwa sababu nishughuli inayochanganya mazoezi ya mwili, uhuru na furaha. Kuendesha baiskeli, unisaidia kuimarisha afya ya mwili, hasa, miguu na moyo. Huku likiwa zoezi ilisilochosha, tena kwa sana, kama mazoezi mengine. Pia, kuendesha baiskeli kunanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na vile vile kuboresha hali ya moyo. Asa, ninapoendesha baiskeli katika mazingira ya nje yenye hewa safi. Napenda kuendesha baiskeli, kwa sababu ingine ya kunipa uhuru wa kuchunguza mazingira. Na pia naweza kupita sehemu mbalimbali kwa utulivu, ku uona madhari na kufurahia safari yenyewe, bila kuwa na haraka. Ni njia nzuri ya kujiburudisha na pia kusafiri umbali, mfupi.

Kila siku utaratibu wangu umejengwa kwa uhiano kati ya kazi kujitunza na mapumziko ili niwe na siku yenye mpangilio na tija. Naamka mapema asubuhi mara nyingi na jua. Naanza siku kwa kunywa maji kisha natenga dakika chache za kutulia, kupumua, kutafakari au kupanga mawazo ya siku. Hatua hii, inanisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu na mwenye mwelekeo. Baada ya hapo, nafanya maandalizi ya asubui nakula kifungua kinywa chepesi, alafu naanza shuguli za kazi au majukumu ninae siku hiyo. Asubui, huwa mda ninaokua na nguvu zaidi. Hivyo, naweka kazi zinazoitaji umakini mkubwa katika kipindi hiki. Wakati wa mchana, nachukua mapumziko mafupi nakula chakula, kunywa maji na nanyoosha mwili kidogo. Mapumziko yananisaidia kurejesha nguvu na kuendelea kufanya kazi bila kuchoka sana.

Najitunza kwa maksudi katika nyanja mbalimbari za maisha, nikitambua kuwa kujitunza si anasa bali nihitaji la msingi. Najitunza kimwili kwa kuhakikisha nakula chakula chenye lishe, kunywa maji ya kutosha kila siku na kupata usingizi wa kutosha. Pia huwa nafanya mazoezi mepesi kama kutembea, kunyoosha mwili au kuogelea ili kuuweka mwili kwenye nguvu na kuufanya uwe mchangamfu. Alafu pia kiakili na kihisia natenga muda wa kupumzika, muda wa kutafakari na ule wa kufanya shuguli zinazo nituliza kama vile kusikiliza mziki, kusoma au kuandika mawazo yangu. Ninapohisi msongo au wasiwasi na jitahidi kuzungumza na mtu naye muamini au kuchukua mapumziko badala ya kujilazimisha.

Ndio, napenda kuvaa kofia lakini kulingana na mazingira na sababu. Napenda kuvaa kofia hasa kwa faida zake za kiafya na kimatendo. Wakati wa jua kali, kofia hunilinda dhidi ya jua na hunisaidia kujisikia vizuri zaidi. Pia, wakati wa baridi au upepo, kofia inanipa joto na faraja. Kwa upande wa mtindo, kofia ni nyongeza nzuri ya muonekano. Napenda kofia raisi na zisizo na mapambo mengi. Ambazo zinaendana na mavazi yangu bila kupitiliza. Kofia inaweza kufanya mtu aonekane nadhifu au wa kisasa kulingana na aina na tukio. Ata hivyo, si kila wakati mimi huvaa kofia. Mimi huwa nachagua kuivaa pale inapokua na maana au matumizi. Si kwa mazoea pekeyake. Si kila wakati, napenda kuvaa kofia kwa sababu inanipa ulinzi, faraja na mtindo wa kiasi, mradi tu ya ndani na mazingira na tukio husika.

Mimi napenda rangi ya bluu laini au rangi ya krimu kwa ukuta wa chumba. Rangi ya bluu laini inanipa utulivu na amani ya akili. Ni rangi inayotuliza mawazo na kuifanya chumba kihisi kuwa ni chepesi na cha kupumzisha. Hasa chumba cha kulala au cha kusomea. Bluu pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta hali ya utulivu. Rangi ya krimu kwa upande mwingine inanipa hisia ya joto na mwanga. Inafanya chumba kionekane kikubwa, safi na chenye mwangaza mzuri. Pia ni rangi rahisi kuendana na mapambo na samani za aina tofauti tofauti. Kwa ujumla, napendelea rangi ya ukuta ambazo ni tulivu, laini na zisizochosha macho. Kwa sababu inafanya nijisikie huru, mtulivu na nyumbani kabisa.

Ninawainisha kazi na maisha ya binafsi kwa makusudi na kwa nidhamu. Nikitambua kuwa vyote ni muhimu kwa ustawi wa muda mrefu. Kwanza naweka mipaka wazi ya muda. Napanga masaa ya kazi na kujitahidi kuyaheshimu. Na muda wa mapumziko au wa familia nauchukulia kama sehemu muhimu ya ratiba yangu. Si kama ziada. Hii inanisaidia kuepuka kazi kuingia sana katika maisha ya binafsi. Pili, najifunza kupanga vipaombele kama vile kazi za muhimu huwa nazifanyia kazi wakati wa masaa ya kazi. Ili nisilazimike kuzibeba kiakili hadi nyumbani. Pia, najifunza kusema hapana pale mzigo wa kazi unapozidi uwezo wangu. Ili kulinda afya na muda wangu. Pia hua najitahidi kuwa mwenye uwepo kamili. Nikiwa kazini nalenga kazi, nikiwa nyumbani hua najitahidi kuweka mbali mawazo ya kazi. Na kujihusisha na familia, mapumziko au shughuli za binafsi. Hii huongeza ubora wa muda ninaoutumia katika kila eneo.

Mfanya biashara bora zaidi kwa mtazomo wangu ni yule anaechanganya maono, ubunifu, nidhamu na maadili si utajiri peke yake. Mfanya biashara bora, hua na maono ya mbali. Anaona fursa ambapo kwingine hawaoni, anaweza kutambua tatizo la jamii au soko na kuligeuza kuwa suluhisho lenye thamani. Maono haya huenda sambamba na ubunifu yaani uwezo wa kufikiria njia mpya za takufanya mambo na kuboresha kilichopo. Pia mfanya biashara bora ni mwenye bidii na uvumilivu. Safaari ya biashara huwa na changamoto nyingi, kushindwa, hasara au kukataliwa. Mfanya biashara bora hakati tamaa kirahisi huwa anajifunza kutokana na makosa nakusonga mbele kwa maarifa mapya. Zaidi ya hilo mfanya biashara bora ana uongozi mzuri na uwezo wa kushirikiana na watu.

Nina mkumbuka sana mwalimu wa kiswaili kwa sababu alikuwa na mchango mkubwa katika kunijenga, kitaaluma na kibinafsi. Mwalimu huyu alikuwa mwenye subira na msikivu na alifundisha kwa namna iliofanya somo liwe hai na la kuvutia. Hakufundisha kwa kuhifadhi tu bali alituhimiza kufikiri, kuandika kwa ubunifu na kujieleza kwa ujasiri. Alikuwa anahimiza maswali na mjadala darasani ambalo ni jambo lilinifanya nipende somo zaidi. Nakumbuka jinsi alivokuwa akitutia moyo hata pale tulipokosea. Badala ya kukosoa kwa ukali, alitumia makosa kama fursa ya kutufunza. Maneno yake ya kutia moyo yalinisaidia kujiamini na kuamini uwezo wangu. Nakumbuka mwalimu huyo kwa sababu alinifundisha zaidi ya somo.

Ndiyo nimewahi kulima na uzoefu huo ulikua wa kujifunza na kunipa heshima kubwa kwa kazi ya mkulima. Nilijifunza kulima kwa kuanzia na shughuli za msingi kama kuanda shamba, kupanga mazao na kuyatunza. Kulima kunaitaji uvumilivu kwa sababu matokeo hayaonekani mara moja. Inabidi kungoja, kutunza na kuamini mchakato. Kwanzia kupanda mbegu hadi kuvuna. Uzoefu wa kulima ulinifundisha nidhamu na uwajibikaji. Kila siku kulikua na kazi ya kufanya, iwe ni kupalilia, kumwagilia au kuangalia hali ya mimea. Pia ulinifundisha kudhamini chakula ni kwa sababu unaona moja kwa moja juhudi inayohitajika hadi chakula kifike mezani. Zaidi ya yote kulima kulinipa ukaribu na ardhi na asili.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni msimu wa mvua na ni kwa sababu unaleta uhai utulivu na matumaini mapya. Napenda msimu wa mvua kwa sababu ardhi hubadilika na kuwa ya kijani. Mimea hukua vizuri na mazingira huwa mazuri zaidi. Harufu ya udongo baada ya mvua inanipa hisia ya utulivu na karibu na asili. Pia mvua inafanya nihisi utulivu wa kiakili. Sauti ya matone ya mvua inaponyesha hasa jioni au usiku inanituliza na kunifanya nipumzike. Ni msimu unaonialika kupunguza kasi, kutafakari na kukaa ndani kwa amani. Zaidi ya hayo, msimu wa mvua ni muhimu kwa hasa kilimo na maisha kwa ujumla. Kwa sababu, unaleta maji na chakula. Kwa hilo, naupenda kwa sababu unaonyesha uhusiano kati ya binadamu na mazingira.

Chakula ninachokipenda zaidi ni wali wa nazi na maharagwe kwasababu ni chakula kinachochanganya ladha, lishe na kumbu kumbu za nyumbani. Napenda wali wa nazi kwa harufi yake nzuri na ladha laini ya asili. Unapopikwa nazi halisi wali huwa mtamu kwa kiasi laini na una ladha inayovutia hata bila mchuzi mwingi. Harufu yake inafanya nihisi nipo nyumbani na huniamsha hamu ya kula. Maharagwe yanapopikwa vizuri yanaongeza ladha na nguvu ya chakula. Yanapokuwa laini na yenye mchuzi mzito kidogo, yanafanya sahani iwe kamili na yenye kushibisha. Maharagwe pia huwa yana lishebora, hasa protini, jambo linalofanya chakula hiki kiwe cha afya. Zaidi ya ladha, chakula hiki kina beba, hunibeba kihisia, kinanikumbusha wakati wa kula pamoja na familia, utulivu wa nyumbani na urahisi wa maisha. Ni chakula ninachoweza kula wakati wowote, iwe mchana au jioni na huwa mara mingi kinaniacha kama nimeridhika.

Kwa kawaida huwa siendi hospitali mara nyingi kwa mwaka isipokuwa wakati ambapo inabidi. Mara nyingi naenda hospitalini mara moja au mara mbili kwa mwaka. Hasa kwa uchunguzi wa kawaida au kama kuna jambo la kiafya linaloitaji ushauri wa daktari. Huwa naamini ni bora kuzuia kuliko kutibu. Hivyo, uchunguzi wa mapema unanisaidia kujua hali ya afya. Ya mwili wangu kabla mambo hayajawa makubwa. Kama sijihisi vizuri kwa mfano kwa makali maumivu yasiyo ya kawaida au dalili zinazoendelea, huwa ninaenda hospitalini bila kusubiri ili nifanyiwe kupimwa. Sifurahi kujitibu bila ushauri wakitaaluma kwa mda mrefu. Kwa hivyo, huwa najaribu kujitunza kiafya kwa kula vizuri, kunywa maji, kupumzika na kufanya mazoezi na nijambo linalo saidia kupunguza safari za mara kwa mara hospitalini.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbali mbali, kulingana na uwezo na fursa niilizonazo. Huwa ninaamini kuwa kila mchango hata uwe mdogo unathamani. Kwanza nashiriki kwa ushirikiano wa kijamii nahudhuria mikutano ya kijamii au kushiriki shuguli za pamoja kama usafi wa mazingira matukio ya kijamii au shuguli ya maendeleo. Ushiriki huu unaimarisha mshikamano na kufanya nijisikie sehemu ya jamii nashiriki kwa kusaidia watu moja kwa moja. Inaweza kuwa kusaidia jirani kwa kazi yake ndogo, kusikiliza mtu mwenye changamoto, au kutoa msaada pale ninapoweza. Msaada huu unajenga uusiano na kuleta mabadiliko ambayo ni chanya katika maisha ya watu na shiriki kwa kuonyesha maadili mema. Hua nina uaminifu ni mwenye shima mwenye kuwajibika kuishi kwa mfano ni aina muhimu ya ushiriki kwa sababu huadhiri wengine kwa vitendo. Sima neno peke yake.

Ninaposhirikiana na timu, huwa nafanya mambo kathaa kwa makusudi ili kuhakikisha kazi inakuenda vizuri na mausiano ya nabaki mazuri. Kwanza, huwa naweka mawasiliano wazi. Na hakikisha ninasikiliza mawazo ya wengine, kushiriki kwangu kwa uwazi, kuuliza maswali pale mambo hayako wazi na mpia mawasiliano mazuri, yanasaidia kuepuka kutoelewana na kuimarisha uaminifu ndani ya timu. Huwa ninaheshimu majukumu ya kila mtu kwenye timu. Inaelewa kuwa kila mwanatimu, anajukumu na mchango wake. Hivyo, kujitahidi kufanya sehemu yangu kwa wakati na kwa ubora. Kuwajibika kwa kazi yangu, kunafanya wengine waamini mchango wangu. Huwa natoa msaada kale ninapoitajika. Kama wenzangu, wanapata changamoto au mzigo mkubwa na jitolea kuwasaidia au kushirikiana kutafuta suluhisho.

Huwa ninahifathi pesa kwa mpangilio, nidhamu, na malengo yaliyo wazi. Ili kuhakikisha zinanisaidia kwa mahitaji ya sasa na yale ya baadae. Kwanza, huwa ninapanga bajeti. Natenganisha mapato yangu katika makundi muhimu kama matumizi ya lazima, akiba na matumizi ya ziada. Kabla ya kutumia pesa, huwa najiuliza kama matumizi hayo ni ya lazima au yanaweza kusubiri. Hili hunisaidia kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Huwa ninaweka akiba mara kwa mara, hata kama ni kiasi kidogo. Huwa najiwekea utaratibu wa kuhifadhi fedha, mara tu ninapopata kipato, badala ya kusubiri zibaki mwisho wa mwezi. Akiba hii naiweka kwenye account tofauti au kwa njia salama ili nisivutiwe kuitumia kirahisi.

Ndiyo, napenda hesabu ingawa si kwa sababu ya namba peke yake bali kwa namna zinavyo fundisha, kufikiri kwa mpangilio na kutatua matatizo. Napenda hesabu kwa sababu unanifundisha mantiki, umakini na subira. Kila swali linautaratibu wake na unapofuata hatua kwa hatua unapata suluhisho. Hii unisaidia katika maisha yangu ya kila siku kama kupanga fedha muda au kufanya maumuzi kwa busara. Hisabu inanipaisia ya kulithika, inapoweza kutatua tatizogumu. Ikiwa hayo, hata yawe madogo, yananijenga kujiamini na kunifanya nipende kujifunza zaidi. Napenda zaidi hesabu zinapofundishwa kwa ufafanuzi na matumizi ya halisi. Zinapounganishwa na maisha ya kawaida huwa rahisi kuelewa na kufurahisha zaidi.

Ninajilinda thidi ya vitisho vya mtandao, kwa kuchukua hatua za tahadhari, nidhamu, ya matumizi ya teknolojia na uwelewa wahatari zilizopo. Kwanza, hua natumia nyuila ambazo ni imara na tofauti kwa akaunti mbali mbali. Nyuila zangu, hua na mchanganyiko wa herufi, namba na alama. Na ujiebusha kutumia nyuila ile ile, kwenye akaunti nyingi. Pia, inapowezekana uwa nawasha uthibitishaji na hatuambili, kwa usalama zaidi. Uwa nina makini na ujumbe utokanao na viungu ninapokuwa niko mtandaoni. Sifungui viungo vya kutiliwa shaka, baruapepe, zinazo julikana, zisizo julikana au ujumbe unaomba taarifa binafsi kwa nyuila au namba sa siri. Natambua kuwa, vitisho vingi vya mtandao, huja kupitia udanganyifu almarufu kama fishing.

Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa tulikotoka kwa nini mambo yako jinsi ya livyo na tunakoelekea. Historia hunivutia kwa sababu inaonyesha maamuzi ya binadamu, mafanikio, makosa na mafunzo yaliounda jamii na dunia ya leo. Kujifunza historia kunafanya nitambue kuwa changamoto nyingi tunazokutana nazo leo zina mizizi ya zamani na tunaweza kujifunza jinsi ya kuepuka kurudia makosa yale yale. Historia inasaidia kudhamini utamaduni, mapambano na mchango wa watu waliotutangulia. Inajenga kiakili na kimaadili kwa kunionyesha umuhimu wa haki, uhuru na mshikamano. Zaidi ya hayo, huwa na jifunza historia kunikuza fikra pana na uchambuzi wa kina.

Mimi napenda wanyama wapole na wenye manufa kwa binadamu. Asa ngombe na mbua. Napenda ngombe kwa sababu ni mnyama mtulivu na mwenye mchango mkubwa kwa maisha yetu sisi kama binadamu. Ngombe utowa maziwa, mbolea na wakati muingine usaidia katika shuguli za kilimo. Na hata zingine zaidi ngombe anaweza kuliwa kama nyama. Pia uwakilisha uvumilivu na utulivu na nijambo linalonifanya ni waheshimu sana. Pia ninapenda mbua kwa sababu ni waminifu na wanauhusiano wakaribu sana na binadamu. Mbua hulinda hutoa urafiki na huonyesha mapenzi kwa njia ya dhati. Waminifu wao unanifanya nijisikie salama na kupendwa. Napenda wanyama wanaochanganya utulivu, uaminifu na mchango chanya kwa maisha ya binadamu na inafanya ni thamini zaidi usiano kati ya binadamu na wanyama.

Ndiyo huwa nina nunua vitu kwa kutumia simu lakini kwa tahadhari na mpangilio. Na tumia simu kununua vitu kwa sababu ni rahisi na huwa inaokoa muda. Na weza kuangalia bidha na linganisha bei na kufanya manunuzi bila kwenda sokoni au dukani. Hii inanisaidia hasa wakati ambapo nina ratiba yenye shughuli nyingi au wakati nahitaji kununua kitu kwa haraka. Ata hivyo, kuwa makini sana, huwa nina umakini sana wakati ninaponunua kwa simu. Huwa nina nunua kupitia majukwa ambayo yanaaminika, na kagua maelezo ya bidhaa, bei na maoni ya wateja ambao wamenunua mbele yangu kabla ya kufanya uamuzi wa kununua kutoka kwenye simu. Pia naepuka kushiriki taarifa nyeti ovyo ovyo na ninatumia njia salama za malipo.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu, salama na penye hali ya kukaribisha. Kwa sababu mazingira yanachangia sana katika hali yangu ya akili na moyo. Mahali palipo tulivu yanasaidia kufakiria kwa uwazi na kupunguza msongo wa mawazo. Sipendi kelele nyingi au msongamano usio wa lazima. Kwa sababu inanifanya nijisikie kuchoka haraka utulivu unanipa nafasi ya kutafakari kufanya kazi kwa umakini au kupumzika bila kuvurugwa. Napenda mahali palipo salama, kimwili na kihisia. Kujua kuwa ni katika mazingira salama, kuna nifanya nijisikie hulu na kujiamini. Usalama unanipa amani ya moyo na kuniruhusu kujihusisha kikamilifu na shuguli zilizo mbeleangu bila hofu.

Mimi napendelea upepo wa kiasili kuliko AC. Ingawa kila kimoja kina nafasi yake. Upepo wa asili unanipa hisia ya uhalisia na utulivu. Hewa inapopita dirishani au kutoka nje inanifanya nijisikie huru. Karibu na mazingira na nipo hai. Pia upepo wa asili huwa mpole na rafiki kwa mwili. Haukaushi sana ngozi wala kusababisha baridi ya ghafla. Zaidi ya yote unanipa furaha ya kuunganishwa na asili ninaposikia majani yakitikisika au harufu ya hewa safi. Hata hivyo, AC ninaidhamini sana, pale inapokuwa na joto kali sana. Hasa usiku au kazini. AC hunisaidia kupunguza joto haraka na kufanya mazingira yawe rafiki kwa kufanya kazi au kulala. Lakini sipendi kuitumia muda mrefu sana kwa sababu wakati mwingine inafanya hewa iwe kavu au baridi kupita kiasi.

Natumia simu yangu zaidi, kwa mawasiliano na kupata taarifa. Kwa sababu hiyo matumizi yanayosaidia zaidi, katika maisha yangu ya kila siku. Natumia sana kwa mawasiliano, kama vile kupiga simu, kutuma ujumbe au kuwasiliana kupitia mitandao ya kijamii na programu za mawasiliano. Simu inanisaidia kuwasiliana haraka na familia, marafiki na watu wa kazi. Takama tukombali na aupale ambapo, kila mtu huwa anafanya kazi yake. Mawasiliano haya yananisaidia kudumisha mahusiano na kushughulikia mambo muhimu, kwa wakati. Natumia simu kwa kupata taarifa na kujifunza. Nasoma habari, kutafuta maarifa mtandaoni, kusoma makala au kutazama video za elimu. Timu imekua kama maktaba ndogo, inayobeba kila wakati. Inanisaidia kujibu maswali na kuelewa mambo mapya, kwa haraka.

Mimi napenda sanaa ya fasihi na sanaa ya maonyesho ya jadi kwa sababu inanigusa moja kwa moja kiakili, kihisia na kitamaduni. Kwanza, napenda sanaa ya fasihi hasa hadithi, mashairi na maandishi ya kubuni. Fasihi inanipa nafasi ya kutafakari maisha, kuelewa hisia za binadamu na kuona dunia kupitia macho ya wengine. Kupitia maneno sanaa hii inaweza kuelimisha kukudisha na kubusa mwono kwa tina. Pia napenda sanaa ya jadi kama vile ngoma mziki wa asili na uigizaji wa kimila. Sanaa hizi zinabeba historia, maadili na utambulisho wa jamii. Zinapowasilishwa, zinafanya nijisikie karibu na mizizi yangu na kuthamini urithi wa kitamaduni. Zaidi ya hayo, napenda sanaa ya kuona ilio na ujumbe. Kama uchoraji au picha zinazosimulia hadithi au kuibua hisia fulani. Sanaa ya aina hii inafanya nifikire uzuri, peke na pia maana iliyojificha nyuma yake.

Ndiyo, mimi napiga kura kwa sababu ninaona kama haki na wajibu wangu kama raia. Kupiga kura, kuna nipa fursa ya kushiriki katika maamuzi ya kijamii na kitaifa kwa njia ya amani na ya kikatiba. Ni njia ya kutoa sauti yangu kuhusu uongozi na muelekeo ninaotamani kuona katika njamii au inchi. Napiga kura kwa sababu ni ishara ya uwajibikaji. Hata kama kura moja inaonekana ndogo, ina mchango katika mchakato wa kidemokrisia. Kushiriki kuna nifanya nijisikie kuwa sehemu ya mfumo na mabadiliko ya nayotokea. Na hivyo, kabla ya kupiga kura, najitahidi kujielimisha na kuelewa chaguo zili zopo. Ili kufanya uamuzi wa busara. Kwangu, kupiga kura si tu kitendo cha siku moja. Bali ni sehemu ya kushiriki kwa uangalifu katika maswala ya uma.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni waminifu na heshima. Napenda watu walio waminifu kwa sababu inajenga mahusiano ya kweli na salama. Mtu mwaminifu anasema ukweli tena kwa heshima. Anatimiza ahadi zake na ana msimamo ambao una aminika. Waminifu unafanya nijisikie huru kushirikiana na mtu bila hofu au mashaka. Napenda sana tabia ya heshima. Watu wanaoheshimu wengine bila kujali tofauti za mawazo, umri au hali ya maisha wanaleta amani na maelewano. Heshima inaonekana katika namna ya kuzungumza, kusikiliza na hata kwa kutenda. Zaidi ya hayo, napenda watu wenye huruma na moyo wakujali. Tabia ya kumjali mwingine kusikiliza bila kuhukumu na kuwa tayari kusaidia inapowezekana inaonyesha utu wa ukweli.

Napendelea kunyoa ingawa ndevu pia zina mvuto wake kulingana na mazingira. Napendelea kunyoa kwa sababu inafanya nijisikie msafi, mwepesi, na nadhifu. Kunyoa kunanipa muonekano ulio wazi na ulio tayari kwa mazingira mbalimbali hasa ya kazi au matukio rasmi. Pia inafanya nijisikie huru zaidi asaa katika hali ya joto na nirahisi kutunza. Ata hivyo, ninaelewa pia mvuto wa kuvaa ndevu. Ndevu inaweza kuongeza haiba na utu na kwa watu wengine huleta muonekano na kujiamini au uko mavu. Lakini pia zinahitaji utunzaji wa mara kwa mara ili ziweze kubaki safi na nazifu ambalo ni jambo ambalo si kila mtu analipendelea.

Shuguli ni naiwipenda zaidi ni kusoma na kuandika na ni kwa sababu shuguli hizi zinanipea utulivu, fursa ya kujieleza na kujifunza kila wakati. Kusoma, kuna nipanua mawazo na kuna nisaidia kuelewa mitazamo tofauti ya maisha, kupitia vitabu, makala au hadithi na jifunza mambo mapia na kutafakari kwa kina. Kuandika kwa upande mwingine unanipa nafasi ya kupanga mawazo na hisi ya zangu na ubunifu na kujijenga kibinafsi. Pia unifanya nijisikie nimerithika hata bila kuitaji vitu vya inje kunirithisha. Shuguli na yoipenda ni ile inayonifanya ni kwe kiakili ni hisi amani na nijieleze kwa uhuru.

Inaboresha mchakato ya kazi kwa kutumia mpangilio, tatmini endelevu na ushirikiano ili kazi iwe rahisi ya haraka na enye matokeo bora. Kwanza naanza kwa kutahmini mchakato uliobo naangalia ni hatuazipi zinachukua mda mwingi, zinarudiwa bila sababu au zinasababisha makosa. Kwa kufanya hivi, ninaweza kutambua maenewo yanaoitaji kuboreshwa badala ya kubadilisha kila kitu bila mwelekeo. Pili, uraishisha hatua za kazi na ondoa hatua zisizo za lazima, uunganisha kazi zinazofanana na kubadilisha utaratibu ili kupunguza uchelewe shaji. Lengo langu uwa ni kufanya kazi iwe wazi na rahisi kueleweka kwa kila anayehusika. Natumia zana za teknolojia zinazofa pale inapowezekana. Kama zana za kupanga kazi, kufuatilia maendeleo au kuboresha mawasiliano. Teknolojia unisaidia kuwokoa munda na kupunguza makosa ya binadamu.

Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi lakini yenye maana. Huwa nazingatia shukrani na watu muhimu maishani mwangu. Natumia siku hiyo kutafakari na kushukuru. Naangalia mwaka uliopita, mambo niliyoyafanikisha, changamoto nilizojifunza kutokana nazo na malengo mapya. Ni siku ninayojipa mda wa kujitambua na kuthamini safari yangu ya maisha. Pia napenda kusherehekea na watu wa karibu kama vile familia au marafiki wachache. Inaweza kuwa kuwa inawezakuwa kwa chakula, chapa moja, keki au mazungumzo ya furaha. Sipendi sherehe kubwa sana kwa sababu napendelea ukaribu na uhalisia wakati mwingine huwa najipa zawadi ndogo ya kujithamini kama vile kitabu mapumziko mafupi au kitu ambacho nimekua nikikitamani kwa mda. Hii inafanya nijisikie kuthaminiwa na kujiheshimu.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu na ninaichukulia kama shuguli moja rahisi lakini muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kutembea kwa mguu, kuna nisaidia kuimarisha afya ya mwili bila kuuchosha. Nizwezi linalofanya kazi katika misuli ya miguu, uongeza mzunguko wa damu na usaidia mwoyo kufanya kazi vizuri. Ninapotembea mara kwa mara huwa na hisi mwili wangu kuwa mwepesi na wenye nguvu. Zaidi ya hayo napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kuna nipa utulivu wa akili. Ninapotembea saa katika mazingira yenye hewa safi au karibu na asili mawazo yangu hutulia. Yananipa nafasi ya kutafakari, kupanga mawazo au hata kuachilia wasiwasi wa siku. Kutembea kuhunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha hali ya moyo.

Kwa kawaida ninalala kati ya masaa saba hadi nane kwa usiku. Kwa sababu huwa ninaona huo ni mda unaoniruhusu kupumzika vizuri na kuamka nikiwa na nguvu. Kulala masaa hayo yote unisaidia mwili na akili kujirekebisha. Kunanifanya niwe na umakini mzuri kazini na kupunguza uchovu na msongo wa mawazo. Nikilala chini ya mda huo nikilala chini ya mda uo huwa ninahisi kuchoka au kukosa nguvu siku inayofuata. Najiwekea utaratibu wa kulala na wa kuamka kwa wakati unaokaribiana kila siku. Ili jambo linasaidia usingizi wangu uwe mzuri na wa kina. Kwa ujumla, huwa ninalenga kulala masaa ya kutosha. Kwa sababu usingizi ni msingi wa afya, utilivu wa akili na tija ya kila siku hasaa katika kazi yangu.

Kwa kawaida wikendi ni muda ninaoutumia kwa kupumzika, kujitunza na kuunganika na watu wa karibu. Tofauti na haraka za siku za kazi. Huwa nananzia wikendi kwa kupungu za kazi. Asubuhi huwa sitaki kuamka kwa haraka sana. Hivyo natumia mda kidogo kupumzika kunywa chai au kahawa na kupanga siku bila presha. Hii hunisaidia kurejesha nguvu baada ya wiki yenye shughuli mingi. Sehemu ya wikendi huwa naitumia kwa shughuli za nyumbani kama kusafisha, kupanga au kuandaa chakula. Ninapozifanya kwa utulivu huwa si mzigo bali ni njia ya kuweka mpangilio na utulivu nyumbani. Pia huwa natenga muda kwa shughuli ninazopenda kama vile kusoma, kuandika, kutembea kwa miguu au kusikiliza muziki. Shughuli hizi, inanipa furaha ya ndani na kunisaidia kupumzisha akili yangu.

Mafunzo ambayo ningependa kuyapata kazini ni tofauti kwanza, mafunzo ya kitaaluma, pale ambapo ningependa kuendelea kupata mwelekezo kutoka kwa msimamizi wangu. Jinsi ambavyo kazi ambayo ninaifanya ninaweza kuimarisha iwe bora zaidi ili iweze kunifaa mimi hadi nifikie kiwango ambacho ninaweza kujisimamia mimi mwenyewe na pia kuwa na ule ujasiri na uaminifu wa kumwonyesha mtu mwingine hasa mgeni ambaye anakuja kufanya kazi kama hiyo. Jambo la pili ambalo ningetaka kujifunza ni jinsi ya kuendelea kufanya kazi vyema katika timu na sit tu kwa timu ya kazini pia katika kuunda timu na kuweza kuiongoza hadi pale itakapo hitimu ufanisi kwa vitu tofauti tofauti kwa majukumu ambayo tumepewa katika timu hiyo.

Kwanza mradi mpya katika kazi unahitaji mambo tofauti tofauti kwanza huwa naongelesha wafanyakazi wenzangu ili wanieleze kuwa mradi huo unanza kama wanaielewa au kama wanamaoni kuhusu mradi huo. Wakati ambapo ninakuwa na ujasiri kuhusu mradi ambao ninataka kuuanzisha huwa nawamjumuisha wakuu wa idara na pia msimamizi wangu ili waweze kukubali uanzishaji wa mradi huo alafu wanapo kubali uanzishaji wa mradi huwa natafuta watu ambao naweka katika timu, timu ambao itakayofanya kazi kwa mradi huo na huwa na wapa na taarifa kuhusu mradi huo na jinsi ambavyo tutakavyofanya kazi pamoja alafu unagawanya kazi hii kwa wanatimu na kuhakikisha kuwa wameielewa kabla hatujaanza sisi wote kwa pamoja kuchangia katika utekelezaji wa mradi.

La, mimi sivai miwani, lakini nakumbuka, hapo kitambo kidogo, nikiwa kama umri wa miaka kumi, nilikuwa natamani sana kuvaa miwani. Nikiwa katika darasa la nne, kwa sababu marafiki wangu katika darasa hilo walikua wote wanavaa miwani. Ikafikia siku moja nikaona ni kama ili niendelee kukuza urafiki huo, itabidi hata mimi nianze kuvaa miwani. Kwa hivyo nikaanza kuyafikicha macho yangu kabisa hadi ya kawa mekundu. Nilipoenda nyumbani nikaambia wazazi wangu nimeanza kuwa na shida ya macho wanipeleke hospitalini. Na mimi kwa akili yangu nilikuwa na jua kuwa nikienda hospitalini nitapewa miwani. Lakini nilipofika pale walinipea dawa ili ipunguze uvimbe na kutoa macho yangu yaache kuwa mekundu. Hapo nilipo sema hakuna haja ya miwani, nijikubali tu jinsi nilivyo kwa sababu macho yangu yanaona kwa uzuri sana.

Ushauri ambayo ningempea mtu ambaye anaanza kazi ni kwanza azingatie makini. Kutegemea na kazi ambayo mtu anafanya ni vyema kuwa na makini ili kuhakikisha kuwa kazi imefanywa taratibu kwa mwendo unaofaa na kwa hali ambayo inahitajika. Jambo la pili ni kuzingatia mda. Wakati mwingine unapata ya kua unadhani umeshughulikia mda wako vizuri, lakini unapata kua mambo ambayo ulikua unapaswa kufanya kwa siku hiyo haujayafanya kwa sababu labda ulifika kazini kama umechelewa ama ulitumia mwendo wa polepole kutekeleza kazi tofauti tofauti. Kwa hivo ili kuhagikikisha umetumia mda wako vizuri, ni vyema ufike kazini mapema, baada ya kufika kazini, upange kazi yako, labda kwa kugawanya kazi kwa pande ndogo ndogo, uanze labda na majukumu yale yanakaa kua magumu na yanachukua mda mrefu, kisha umalizie na yale mepesi wakati ambapo umechoka na mda uko karibu kuisha.

Nchi ambayo ningependa kuitembelea ni nchi ya Liberia ambayo iliyoko Afrika ni nchi ambayo haikupata kutawaliwa na wakoloni lakini ukiangalia nchi hiyo sasa hivi wamekitwa na uchochole wa hali ya juu lakini ukiangalia vizuri kama ni nguvu kutokana na wananchi walio na afya wanao, kama ni madini wanazo, kama ni kama ni hali ya anga ni safi kabisa unashangaa kwanini nchi kama hiyo haiendelei. Lakini ukiangalia vizuri zaidi, unapata kuwa wanasiasa ndio wanarudisha nchi hiyo nyuma kwa vile wanavutia pande yao na kusahau kuwa kufanya maendeleo katika nchi na hivo inairudisha nyuma. Na pia ningeteka kutembelea nchi hiyo ili kuelewa historia yake ilifikiaje ili ikawa haikutawaliwa na wakoloni na ni tofauti gani iliyoko sasa hivi ukilinganisha na nchi zingine za Afrika.

Kusema ukweli maramingi asubui mimi huwa sili kitu, lakini wakati mmoja mmoja ambao mimi hula huwa ni nakula chakula ambacho kilisalia chajio. Ili kuhakikisha siachi chakula ambacho kimelala na kuelekea kupata komba mwiko ambao wanasumbua katika nyumba yangu. Lafu wakati mungine huwa naanda chai na vitumbua ambavyo ninavipenda. Huwa chai na sana sana huwa nakunywa ile chai ya mkandaa na vitumbua vyangu huwa navinunua siku iliotangulia ili niweze kukuvila kesho yake na chai yangu ya mkandaa. Sana sana chai yangu ya mkandaa naeka tangawizi ndimu na asali huwa situmii sikari ilikuwa na lishe bora na pia kuakikisha kuwa sipati magonjwa ya ya nayatokana na jinsi mtu anavyoishi maishake na vyakula ambavyo anavikula.

Kazi ya ushirikiano na wengine, sana sana naianza kwa kuelewa kile ambacho natakikana kufanya. Kwa hivo, sana sana napenda kujitolea na kuwa muwakilishi wa kundi hilo ili kuhakikisha tumetimiza malengo ambayo tulikuwa tumepewa ya siku hiyo. Kwa hivo tunaanza kwa kuchambua kazi, kuelewa kila mtu anafanya nini, ili baada ya kazi hiyo tunaketi na kuangalia mwelekeo ambayo tunaupeleka. Alafu hua pia nauliza maswali kama mahali ambapo ninapata changamoto na pia hua niko tayari kuwaelekeza wenzangu tunapofanya kazi hiyo katika ushirikiano na pia hua niko wa makini kusoma jinsi ambavyo watu tofauti tofauti wanafanya kazi yao na kushirikiana wakati wa ushirikiano huo ili kuelewa vyema jinsi ya kuhusiana na watu hasaa katika kazi ambayo tunafanya pamoja.

Sana sana ninapopumzika nafanya vitu tofauti. Kwanza huwa ninaeza kupumzika kwa kutulia, kukaa kimya, kupuliza hewa halafu na kupumua. Halafu ninaweza kunywa chai ili nitulize misuli, na pia naeza kuchukua kitabu ambacho nasoma kwa mwezi huo na kusoma kurasa kadhaa ili kusongesha mbele. Halafu pia huwa na pumzika kwa kwa tuseme kushona. Naweza kushona au pia wakati mwingine ninaweza kufanya mazoezi mepesi. Sana sana huwa napenda kupumzika baada ya kazi, na pia siku ya wikendi. Ambapo siendi kazi niko nyumbani. Nachagua vitu ya kufanya kwa siku hiyo na hua nazipa muda tofauti tofauti ili kuhakikisha kuwa situmii simu yangu sana na ninafanya vitu vinavyo pumzisha akili yangu, ambavyo ninavipenda.

Ili kuweka afya nzuri, kwanza ninaanza kwa kula, vyakula, vyenye lishe bora. Kwa kile chakula, ninachokula, nina hakikisha kuwa kuna proteini, kuna vitamine, na kuna carbohydrate. Hivi vyote ni vyakula ambavyo vinachangia kuwa na lishe bora. Na pia ninahakikisha kuwa nimevipika vizuri kwa kuzingatia usafi na kuzingatia maarifa ninayopewa na daktari. Jambo lingine ambalo nafanya ni kuhakikisha kuwa nimepata usingizi wa kutosha ili kufanya mwili wangu kupumzika na kutulia na kutoa msongo yote wa mawazo naweza kuwa niko nao. Jambo la mwisho ni kufanya mazoezi ambayo huwa ninayafanya kila siku asubuhi na jioni ili kuhakikisha kuwa viungo vyangu vimenyooka na vinafanya kazi inavyo faa.

Nguvu zangu kazini ni kuwasili kazi mapema kwa wakati ufao na kufanya kazi kwa mda ambao unatakikana. Mbali na hiyo pia ni kusuluisha migogoro kati ya wafanya kazi tofauti kwa kuakikisha kuwa nimesikiza kila mtu na kuelewa hasaa chanzo cha mgogoro ulikuwa upi. Alafu na pia kutafuta suluhisho kwa mgogoro huo na kuhakikisha kuwa wafanyikazi wahusika, wanaskia wa meskizwa na pia wana usika katika kutafuta suluhisho. Nguvu yangu ingine ni kufanya kazi katika timu ambapo sana sana huwa napenda kuchangia na kuhakikisha kuwa kila mtu pia amejihisi kana kwamba ni mwanatimu na anajipata kukuru kuchangia kwenye timu na kusababisha ufanisi wa timu.

Sina uwezo wakuhesabu wakati na marangapi huwa napiga picha. Lakini mimi huwa ninapiga picha wakati wowote ninapopata muda, huwa napiga picha. Sana sana, kila siku niendapo kazini. Wakati wa mapumziko, huwa nina ninapiga picha. Hasa kama jua limechomoza, huwa napiga picha. Wakati ninapofanya mazoezi ya asubuhi na jioni, hua napiga picha. Wakati ambapo, kuna mikutano, hua ninapiga picha pia. Kwa hivyo sina wakati maalum ambapo hua napiga picha au kusema mara ngapi hua napiga picha. Inategemea jinsi ninavyojisikia siku hiyo. Kama nina sikia kupiga picha, hua ninapiga picha. Haitegemei ni marangapi ama siwezi sema ni lini lakini inategemea na jinsi ambavyo najihisi na ninapopiga picha huwa nasikia furaha na pia sana sana ninapiga kwa kueka kumbukumbu za siku zijazo.

Kwa wakati mwingi huwa napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi kupata habari hiyo, kwa sababu inaitaji tu niwe na simu yangu karibu na niwe na interneti ambayo inaniruhusu kuingia katika sehemu tofauti tofauti rasmi za vyombo vya habari ili niweze kupata habari hiyo. Sana sana nasoma gazeti maramoja moja ni kipata ofisini ambapo ninafanya kazi. Mimi binafsi huwa sinunui gazeti kwa sababu ninaweza kupata habari tofauti tofauti na habari ambayo ninaitafuta kwenye mutandao. Na sana sana huwa ninaangalia mutandao kutafuta habari kila asubui na kila jioni ili niweze kuona matukio ya siku na mambo wambayo ya nahusu sekta yangu ya kazi.

Mchezo ambao ningependa kuujaribu ni mchezo wa rugby ambao huwa watu wanatumia mpira alafu wananyanganyana kwenye uwanja. Alafu haina matatizo mengi kwa kuucheza, mradi tu mtu awe na nguvu, amekula vizuri na anaweza kukimbia. Huu ni mchezo ambao ninautamani kwa sababu ya jinsi ambavyo watu wanvyo shabikiwa na nguvu inayotumika kuucheza mchezo huu. Inanipa taswira ya kwamba ili niicheze mchezo huu inabidi nimekula vizuri nikaunga, nikawa jitu la mtu ili niweze kuucheza mchezo huu. Kwa sababu ya jinsi ambavyo, watu wa wanaucheza, kunyanganyana mpira, kuanguka chini, huwa ni mchezo wa kuvutia sana na unahitaji nguvu za kukimbia sana sana na pia kunyanganyana mpira.